Naamu, asante sana kwa hiyo swali na naeza sema kwamba mimi binafsi huwa napenda kushiriki katika mashindano na ni kwa sababu mashindano huwa yananipa ile uwezo ya kuwa tu na wakati mwema na wakati wa furaha pia. Ninaposhindana na wenzangu huwa nahakikisha kwamba angalau nimejikaza na nisiwe wa mwisho na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanifurahisha mimi mwenyewe. Napenda kushindana na saa zingine ninapofanya hii yote huwa naona kwamba huwa inanipa ile motisha ya kimaisha. Na huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba vitu zangu zote ya naenda shwari na yako salama. Sasa kivyangu pia neaza ongezea na kusema kwamba ni muhimu tu kwa sisi wote. Kuweza kupenda ama kuweza kufuatilia mashindano kwa njia moja au nyingine sababu tunapo shindana hata sisi binafsi mwili yetu inahisi kwamba tuko salama, tuko sawa. Na pia hata tunaeza boresha afya yetu ama zile vitu zote ambavyo tunajaribu kuzifanya. Na hiyo ndo jambo la maana sana. Sasa mimi pia mashindano huwa ni kama jambo ambayo huwa inanipa tu ile nafasi mwema, nafasi nzuri na huwa inanipa uhakika kwamba bado niko salama na bado naeza. Naeza jikaza na ni shindane na watu ambao pia ni wazuri katika hiyo ulingo ninayo shindana nayo na pia naeza sema sana sana ile mashindano ya riadha pia nimweza kuhudhuria mashindano ya riadha. Na mimi pia ni meweza kujitosa katika uwanja na kujaribu pia kushindana pale, na hiyo ndo jambo ambayo huwa hiyo ndio jambo ambayo ilikuwa inanipea wakati mwema na furaha tu katika mwili yangu. Na sasa mimi mwenyewe ninapo shindana mara mingi hua naona tu ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua na kuweza kuelewa yale yote ambayo yanaeza tutokea ama yanaeza tupa nafasi mzuri ya kufikiria. Ama yanaeza tuambia tu tuwe na vitu njema ama vitu ambavyo zinatupea nafasi nzuri na kimaisha. Sababu hiyo ndio jambo nzuri na ni jambo ambayo inatupea inatupea fursa ya kimaisha. Na kuona tu vile ambavyo tunaeza jisaidia pia katika maisha. Mashindano huwa ni mazuri. Na mashindano huwa ni jambo. Mashindano huwa ni jambo nzuri sana katika mafikra zetu na mashindano pia mara mingi huwa inatupea uwezo ya kujuana na watu wengine wazuri na kujua vitu gani ama jambo ipi na ipi inaeza tusaidia ama inaeza tupa uwezo ya kuendelea kimaisha na kuendelea kimaisha na kuhakikisha tu kwamba vitu zote mbazo tunajikaza nazo yanaendelea kukua mazuri ama yata kuwa kivipi. Baada ya muda fulani. Pia naeza ongeza kwamba wale watu ambao wanapenda kushindana. Maramingi hua wanafurahia haya yote. Na huwa wanapata uwezo ya kufanya ama kukamilisha jambo moja au nyingine. Sababu hao hata mwili yao huwa iko na afya njema. Na ni afya ambayo inawaruhusu kushindana. Kwa jambo moja au liingine. Na utapata kwamba hii inapo fanyika kuna watu ambao pia wanapata tu ile fursa ya kukutana na watu wageni na watu ambao labda saa zingine wanachangia pakubwa katika maisha yao na hiyo ndo jambo ambayo inafaa. Watu wanafaa washindane, wanafaa wasikie vizuri. Na iyo mashindano pia, nitasema kwamba inaleta watu pamoja. Na inatupa tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo tunajihusisha nazo yanakwa mazuri. Na yanakuwa yale ambayo, yanakuwa yale ambayo yanatuletea nafasi mwema. Na nafasi ambayo inatupa tu nafasi ya kushukuru wale wote ambao tukonao karibu. Na hiyo ndio jambo la maana sana katika maisha. Na asante tu kwa hayo na nashukuru.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba ni ukweli kwamba nina kumbu kumbu katha ya wakati ambapo nilikuwa shuleini. Kwanza naezasema kwamba nilipo kuwa shuleni katika zile shule za chekechea. Nilikuwa naeza kufanya, tulikuwa tunafanya vitu mbali mbali na tulikuwa tunajihusisha na michezo tofauti tofauti. Sababu hiyo ndiyo kitu ambacho ilikuwa inatupea ile nafasi mzuri ama uwezo ya kuakikisha kuamba tumecheza na tumepata nafasi mzuri ya kujiunganisha na watu wengine. Sasa kivyangu pia naezongeza kuamba kuna nafasi mzuri ambayo watu wengi huwa wanapata pale ambapo wanajaribu kwa kusoma ama kujifundisha jambo fulani. Na hiyo hua ni jambu nzuri sana katika maisha. Naeza ongezea na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu ama kila mwalimu na muzazi kwakikisha kwamba hata wakati ambapo watoto wanajifunza jambo moja hao nyingine ama wakiwa pale shuleni wakikishe kwamba hao wameendelea na wamejikaza na pia wametia bidi tu katika maisha yao. Kwa sababu unapotia bidi, utajipata kwamba umeza kuendelea na umeza kufanya maneno mazuri. Kwa sababu hiyo ndiyo kitu ambacho kinatusaidia kukua watu wa mana. Na inatupea uwezo ya kuwakikisha kwamba labda maisha yetu imesonga vizuri. Na tumeza kupata wakati muema na maisha yetu pia. Na pali ambapo tunakaa, tunafa tuwakikishe kwamba wale watu wote ambao wana tutegemea. Tunafa tuwakikishe kwamba tumewapea uwezo ama tumewapea nafasi nzuri na tumewafunza kuhusu umuhimu ya kumbukumbu ama zile vitu zote ambazo wanafanya kwa maisha. Na hiyo huwa ni jambo nzuri sana na huwa inapea watu ile nafasi nafasi mzuri ya kukuwa na mafikira mazuri na nafasi mzuri tu ya kuweza kujifunza ama kujionyesha vitu tofauti na maisha. Sasa kivyangu pia naezaongezea na kusema kwamba kila mtu ukijaribu kuangalia vile watu wanafanya mambo zao. Unafaa uwe makini na unafaa kweza kushukuru jinsi ambavyo ama paali ambapo labda umetoka kwa kimaisha na paali ambapo unaelekea. Sasa hao watoto wanapo funzwa haya yote, tunafaa kujua kwamba hii inatupa uwezo ya ama inapea watoto uwezo ya kukua na kumbu kumbu sana za wakiwa pale shuleni. Na pia naezaongeza kwamba mimi nilikuwa na kumbu kumbu kama hizo wakati ambapo tulipelekwa kuangalia wanya mapori. Na pia tukaeza kubeba wale nyoka kubwa kubwa. Na mimi kivyangu nilikuwa nawagopa sana hiyo na ilieza kunipea wakati mgumu sana katika hiyo wakati ya kuibeba. Sababu nilipata tu kwamba kuna zile vitu ambazo labda yali nifanya niwe muoga na hiyo ilikuwa ni mojawepo ya hiyo. Sasa nilipo ogopa nilipata kwamba kuna wengine ambao walieza kubeba na kuna wengine ambao pia walikuwa na wanakimbia, wanalia kama mimi. Na hadi waleo bado naogopa, naogopa na siwezi beba nyoka kubwa. Na hiyo ni mojawapo ya kumbukumbu ambazo labda ninayo ama ambazo nimeendelea kukua nayo hadi kwa sasa na inanisumbua. Lakini ninatumai kwamba siku moja niteweza kubeba, na nitaweza kuhakikisha kwamba nimeeza kuyapitia haya yote na nikakua sawa. Asante sana kwa hiyo.

Naamu, hiyo ni swali nzuri sana. Naezasema kwamba kwa sasa, natumai kwamba watu wengi sana, wanatumia simu kwa kufanya yale manunuzi yao ya kila siku. Sababu simu, imekua ni mojawepo ya njia ambazo tunaezatumia. Kuwakikisha tu kwamba tunaelekea vizuri na maisha yetu. Ama tunatumia kurahisisha zile vitu zote ambazo labda tunaezataka kuyapata ama kukamilisha kimaisha. Na mimi mwenyewe tasema kwamba simu yangu ama simu ya rununu ambayo ninayo. Kwa natumia mara mingi kwa ununuzi. Kwa natumia pia mara mingi kwa kuwakikisha kwamba yale yote ambazo nazifanya. Zinakuwa mazuri na kuwakikisha kwamba vitu zote ambazo najaribu kujifunza yanaendelea tu kukuwa mazuri. Na hiyo huwa inanipa furaha sana. Hata kama sio kununua, huwa najipata kwamba nimetumia simu kutafuta hizo bidhaa pale kwenye mitandao za kijamii ama mitandao tu, huwa natafuta hizo bidhaa. Na wakati ambapo nazipata ama napata wale ambao wanaziuza kuwa nafurahia sana. Na hii kuwa inanipea uwezo ya kuwakikisha kwamba nimetafuta pia wanunuzi ambao washai nunua hiyo bidhaa. Sababu bila yale maneno ya wanunuzi ambao walishai nunua wakahakikisha kwamba kila kitu iko sawa huwa inanipa furaha tu kivyangu. Na hii inapotokea huwa naona kwamba ni jambo nzuri na ni jambo ambayo labda sa zingine inatupea nafasi mwafaka ama nafasi ile nzuri ya kuwakikisha tu kwamba tumemaliza jambo vitu zetu na tumefanya vitu zingine ambazo labda zinatupa uwezo nzuri ama tumenunua zile bidhaa ambazo zinatusaidia ama zinatupa wakati mwema katika maisha yetu. Na mimi pia kivyangu nitaongeza kwamba unapo jua kwamba bidhaa ya fulani ni mzuri ama unapopata yale maneno kutoka kwa watu ambao washaitumia hiyo bidhaa kwamba hiyo bidhaa ni nzuri. Utakuwa unahizi kwamba umefanya jambo la maana na umeza tu kuelewa kwamba hii bidhaa ni mzuri na itanisaidia kwa wakati moja au nyingine kwa njia ambayo inastahili. Sasa haya yote ni napoyaangalia huwa napata kwamba ni muhimu tu kwetu wote. Kuweza kwelewa kwamba unapotafuta bidhaa kwa simu. Ama unapo utafuta kitu ya kununua kwa kutumia simu. Unafaa uwakikishe kwamba umetilia maanani yale maono ya watu wengine pia. Sana sana ile maono ya watu ambao washa inunua. Kwa sababu hii yote inatupa nafasi na uwezo ya kuakikisha kwamba tunafurahia na tunahisi vizuri kwa haya yote. Na pia itatuakikisha kwamba hii bidhaa ni bidhaa mzuri na ni bidhaa ambayo itatupea tu wakati mwema ya kufurahia na tunapo itumia tutahisi kwamba tuko vyema na tuko salama. Na pia naezongeza kwamba mimi pia huwa napenda kutumia simu sana sana kwa kulipia bidhaa zangu ambazo labda nataka kuzinunua wakati huo na hiyo ni jambo nzuri sana mbayo huwa inanifurahisha. Ninapo lipia bidhaa kwa kutumia simu, huwa napata kwamba nafurahishwa na huwa ni njia rahisi sana. Huwa ni njia rahisi sana ambayo, nikitumia inanipa uwezo ama inanipa tu furaha ya kuhakisha kwamba mambo yangu yote yameenda shwari na yameenda salama na hiyo ni jambo la maana sana. Unapo weza kufanya haya yote, huwa unapata tu kwamba umeweza kutoa hile wasiwasi ambayo inaezatokea kwa njia moja au nyingine. Ama hile wasiwasi ambayo inaezatokia kwa wakati moja ambayo labda inakusumbua. Na pia naezasema kwamba ni muhimu kuelewa kwamba simu inatufunza vitu mingi. Na inatupa uwezo ya kuwakikisha tu kwamba kila kitu kikoshwari. Na kila kitu kimeandaliwa vyema. Na hiyo ndio jambo la maana sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba, mimi binafsi hua nafanya vitu mingi sana. Na hua nahakikisha kwamba, nimeweza tu kupata wakati mwema ninapofanya vitu zangu pale kwenye pale kwenye wikendi ama wakati wa mapumziko. Na pia naezaongeza kwamba, naezaongeza kwamba ni muhimu kwa watu. Ni muhimu kwa watu kuelewa kwamba wanafaa wawe na mipango mazuri ya wikendi. Na mipango ambazo labda zitawapa nafasi nzuri ya kufanya mambo zao na kuhakikisha tu kwamba vitu zao ziko shwari. Na pia kivyangu mara mingi huwa najipata kwamba nimetumia hiyo wakati wa wikendi kuhakikisha tu kwamba kila kitu ambacho najaribu kufanya kiko shwari. Na kila kitu ambacho najaribu kufanya inaezanifanya niwe na wakati mwema. Na pia naezaongezea kwa kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba watu wote wawe na uwezo. Watu wote wawe na uwezo nzuri ya kuangalia siku zao za mapumziko na ikuwe ni kwamba wanafanya mambo zao. Na ikuwe ni kwamba hizo mambo ambazo wanafanya inawasaidia kimaisha na inawapa tu nafasi nzuri sana ya kuishi ya kuishi maisha mazuri na maisha ambayo labda inawapa nafasi nzuri sana na pia naezaongeza kwa kusema kwamba kila mtu anafaa aweze kuelewa umuhimu ya kukuwa na wakati mzuri pale kwa wikendi na wakati mzuri na na shughuli zao tu, na hii yote, saa zingine huwa inaletwa na sisi wenyewe kutoelewa kwamba kutoelewa kwamba vitu zote ambazo tunajaribu kufanya ni mazuri. Na vitu zote ambazo tunajaribu kufanya yawe ambazo yanachangia pakubwa katika sisi kukuwa watu wa maana kwenye jamii. Na watu wa maana kwa familia zetu. Na ni kutokana tu na hayo ndivyo tutaweza kuelewa ni jambo ipi na ipi inatusaidia na jambo ipi na ipi ni ya maana na ni muhimu sana. Na wakati ambapo tunaelewa hii, hua inamaana kwamba sisi wenyewe tumejishukuru, tunajifurahia na tuko na amani kwa maisha yetu. Na punde tu mtu anaelewa kwamba anafaa awe na amani kwa maisha yake, huwa anajua kwamba kuna mambo ama kuna zile vitu zote ambazo anafaa azingatie na ambazo zitampa wakati mwema tu na wakati wakufurahia sana. Na haya yote mara mingi huwa inachangiwa na zile vitu zote ambazo labda tunajaribu kuzifanya ama tunajaribu kujihusisha nazo. Na unapojihusisha na vitu za maana katika maisha utapata kwamba hata nawe pia unafurahia. Na utapata kwamba wewe pia ukona wakati tu wako wa amani. Na pale, pale ambapo tunajaribu kufanya, ama tunajaribu kufuatilia hizi vitu, tunafaa tuzingatie sana wakati wa kukaa na familia. Kwa sababu mimi sana sana wakati wa wikendi, mimi huwa nakaa na familia yangu, huwa nafurahia kusukuma nao muda, na hiyo hua ni jambo nzuri sana. Sasa haya yote huwa inanipea uwezo ya kuhakikisha kwamba nimeweza tu kuendelea vizuri na nimeweza kujifurahisha na kuhisi kwamba mambo yangu yote yana yako sawa na sisi wote labda tunafurahia na tunacheka kwa pamoja. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanisukuma sana katika maisha. Na mara mingi haya yanapotokea mimi huona kwamba niko na uwezo ya kusikia vizuri na nikona uwezo ya kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo nazifanya ni muhimu na ni mazuri sana katika maisha. Na haya yote kwa mara mingi mimi huwa pia nahimiza wale wenzangu kwamba wahakikishe kwamba wako sawa, familia yao iko sawa. Na kwamba yale yote ambao wanajaribu kufanya yawe vitu za maana. Na ikuwe ni ya kuzingatia pia jinsi ambavyo familia yako inahisi. Asante sana kwa haya ya leo pia.

Asante sana kwa hiyo. Naezasema kwamba kwa kila binadamu ni muhimu waeze kuelewa kwamba kukua na marafiki wa karibu ni jambo ambayo itawapa wakati raisi na maisha na pia itaeza kuwahimiza kuendelea kutia bidii. Sababu saa zingine unapokuwa na rafiki ina maana kwamba hata we binafsi utaeza kukamilisha vitu zako, utaeza kufurahishwa na maisha. Na utaeza tu kupata hile wakati mzuri ya kufikiria mambo kadha wa kadha. Na hayo ndio vitu ambazo hua inachangia pakubwa. Na inatupa tu ile uwezo ya kuakikisha kwamba maisha yetu inakua raisi kidogo. Na maisha yetu inakua ni ile ambayo sisi wenyewe tunajielewa. Na sisi wenyewe tunajua kwamba hii jambo hii na hii itachangia katika sisi kukua watu wa maana. Pia naeza sema kwamba mimi kivyangu ule rafiki wangu wa karibu sana tulieza kukutana pale shuleni. Na tumekuwa marafiki sai zaidi ya miaka kumi na tano. Na iyo maisha ya shule ndiyo ilituleta karibu sana. Sababu tulikuwa tunafanya zile kazi za nyumbani pamoja. Kazi za shule ambazo tunapewa tuende tufanye nyumbani pamoja. Na pia hata tukiwa shuleni tulikuwa tunakaa pamoja. Na hiyo ilikuwa inanipa uwezo ya kuakikisha kwamba vitu zote ambazo tunafanya yanakuwa muhimu na inakuwa ni kama vitu naam nasema kwamba vitu zote ambazo tulikuwa tunajiusisha nazo ilikuwa inanipa uwezo ya kuelewana, inatupa uwezo ya kujuana vizuri na kuakikisha tu kamba yale yote ambazo tunafanya yanaendelea kukua na yanaendelea kuchangiwa pakubwa na fikra na mawazo na hiyo ndio jambo ambayo ilikuwa inanipea uwezo mzuri ama inatupea uwezo mzuri ya kuelekea ama kujikaza kwa njia moja au nyingine na hiyo ilikuwa ni jambo nzuri sana. Pia naeza ongeza kwamba pale shuleni tulikuwa na uwezo ya kuakikisha kwamba vitu zetu zote zimeenda shwari na kwamba mafikira yetu yote yamekua sawa. Na hiyo ndio ilikuwanga chanzo kitu kubwa sana katika maisha ama kitu kubwa sana ambayo ilikuwa inatupea uwezo ya kuelewana sana katika shuleni pia. Na pia naeza ongeza tulipokuwa tunafanya yale kazi ya darasa pamoja. Tulikuanga tunafurahia sana na naeza sema kwamba hiyo ni mojawapo ya njia ama vitu ambazo zilituleta pamoja sana. Na pia haya yote yalieza kutupea ile tu uwezo ya kuendelea kukua marafigi na kuendelea kukua na ile nafasi nzuri na nafasi ambayo ilitufunza ama nafasi ambayo ilituleta kwa karibu sana sababu tulipokuwa tunajiusisha na hizi zote tulikuwa tunapata wakati raisi na wakati mzuri wa kuendelea kuelewana na wakati tu ambayo sisi wote tunafurahia pia kimaisha. Na naeza ongeza na kusema kwamba hii yote yalieza kuchangiwa na yalieza kuletwa na mafikira mazuri na ile tu upendo ambayo tulikuwa nayo. Na pia naeza sema kwamba tulieza kuelewana sana sababu sisi wote tulikuwa tunafanya bidii kwenye darasa na hiyo ilikuwa inatupea uwezo ya kukua watu ambayo wanafanya vitu pamoja na ilikuwa inanifuraisha sana na hiyo ndio ilikuwa jambo ya maana. Na pia naeza sema huyo rafiki yangu pia ilikuwa anatia bidii na hiyo ndio jambo ambayo naeza sema kumhusu. Sababu mi mwenyewe pia nilikuwa natia bidii katika masomo na maisha na hiyo ilikuwa inandipea uwezo nzuri ya kukua na fikra mazuri na kukua na jambo mzuri tu katika maisha yangu pia. Hiyo ilinipea nafasi nzuri ya kujiangalia na kujiuliza maswali mengi na hiyo ndio jambo ambayo nilikuwa naona kwamba ni muhimu sana na ile hali ya kuelewana kwa njia moja au nyingine. Asante sana kwa hayo na nimeweza kuelewa na kufurahia haya yote na hiyo imenipa wakati mzuri ya kufikiria pia. Asante sana kwa mada.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Mimi, maramingi huwa napata kwamba kabla niende kulala, huwa nataka ni kae tuu ni pumzike na niweze kuenda katika mapumziko ya kiakili kidogo na ni kai tuu hapo inje ni pigwe na baridi na hiyo nde huwa inanisaidia maramingi. Nawezaongezea kusema kwamba pia naam, kabla niende kulala huwa nahakikisha kwamba nimeongelesha watoto wangu wote vizuri na kwamba tuko tu salama kwa labda vile siku yao ilikuwa ama namna ambavyo hao wenyewe wanafikiria ama kama wakona maono yote kuhusiana jambo lolote waweze kunielezea ama tuweze kujadiliana kuhusu. Na hiyo ndiyo huwa inanipea ile uwezo ya kufurahia maisha yangu ya kila siku. Hata pindi ninapo amuka hiyo siku ambayo inafuata, naa. Na kama pia inawezanipa tu ile uwezo ya kukuwa na mafikra mazuri, na pia najua kwamba familia ndicho kitu ya maana katika jamii. Na sisi wote tunafaa tuhakikishe kwamba maisha yetu iwe mazuri. Na vile ambavyo tunafikiria inafaa iwe ni ile njia ambayo inatusaidia kukua watu wa maana katika jamii. Na watu ambao labda wanaweza kamilisha vitu zao, na wanaweza kua watu wa kutegemewa na jami. Unapokuwa mtu mzuri na unaweza tegemewa na watu wengi. Utapata kwamba wewe binafsi unapata wakati mzuri na unakikisha kwamba hata wale watu wote ambao unaongea nao ama unatazamiana nao kwa njia moja au nyingine mtakua na wakati mwema, wakati nzuri na mutaweza kujisaidia kwanjia moja au nyingine na hiyo ndo jambo la maana, hata tunapokuwa pale kwenye kazi maramingi huwa tunafanya tu kazi na huwa tunakikisha kwamba zile vitu zote ambazo tunajihusisha nazo ni yale ambayo itaweza kutusaidia. Ama itaweza ku kutupea nafasi muafaka ya kukua watu wa maana na kukua watu ambao labda tunaweza saidia wale watu ambao wana tutegemea kwa njia moja au nyingine. Ama njia ambayo ni njia mzuri ama njia ambayo labda inatupea tu uwezo wa kukua na mafanikio mazuri, na hiyo ndo jambo ambayo mimi nawezapenda sababu hiyo itanipa furaha sana katika maisha yangu pia. Na pili, nawezaongeza kwamba kila ninapo jaribu kuenda kulala na sijiongelesha watoto wangu. Kuwa naona tu wao wenyewe ndio wanakuja, wananza kuniiongelesha, wana niambia jinsi ambavyo siku yao mekua. Na zile vitu labda ambazo wangetaka kuzifanya katika maisha yawe pia. Na wanapo niambia haya mimi huwa naweza kusikia vizuri na mimi huwa naweza kuona kwamba angalau nimebarikiwa sababu ni mzuri kukua na watoto ambao wanahisi vizuri wanapo kuangelesha na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inatupa wakati mwema. Na kivyangu pia, nawezasema hiyo ni sifa nzuri sana na ni sifa ambayo unapo pata kwa watoto. Hata we binafsi unaweza tu utaweza kuhakikisha kwamba, labda, utaweza kuhakikisha kwamba vitu zako zote ziko shwari. Na kama hata ni matarajio za kinyumbani, utahakikisha kwamba zinaenda shwari na ni mazuri. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Tunapoanza siku yetu pia baada ya kulala utapata kwamba unapolala na haukuweza kukamilisha yale yote ambayo unataka. Utapata tu kwamba uko na wasiwasi na hiyo sio jambo nzuri sana. Iyo hali ya kukua na wasiwasi ndiyo hua inatupea ile kutofurahi ama kukua kwa hali ambayo sio nzuri. Ama hali ambayo itatupea wasiwasi na haita tuwezesha kufurahia siku inayofuata. Sasa ni lazima kila mtu awe makini na awe mjanja. Na ahakikishe tu kwamba vitu anazifanya hiyo usiku kabla alale ni yale ambayo yanaweza msaidia. Ama inaweza changia pakubwa katika hiyo siku inayofuata.

Asante sana kwa hiyo suwali, sijui kama nina jinzi ambavyo huwa natumia mudawangu wa kupumzika ama mudawangu wa bure. Kila saa sababu, hii huwa inalingana na jinzi ambavyo nafanya mambo zangu. Na wakati mwingi utapata kwamba mimi binafsi naezafanya hii na hile. Na sio kila mara huwa nafanya jambo moja ikijirudia ninapo pumzika. Na pia naeza ongeza kwamba mimi binafsi huwa napata tu iyo nafasi nzuri ya kupumzika na iyo nafasi nzuri ya kupumzisha akili ndio hua inanifurahisha. Mara mingi nikipata wakati wa pumuziko vizuri na sina matatizo mengi ama vitu mingi za kufikiria huwa na jipata tu kwamba nimetoka inje, nimenda kutembea kidogo. Na kama kuna kiangazi, huwa naenda kuogelea pia. Bada ya kutembea na mwili kutoa jasho vizuri huwa naona ni lazima niende ni jaribu kuogelea. Nikipata hiyo nafasi nzuri sababu hiyo ndiyo jambo ambayo hua inanipea uwezo ya kufurahia tu. Na kwakisha kwamba mwili yangu imeendelea vizuri. Na mwili yangu nimehisi vizuri bada ya kazi ngumu kama hiyo sasa pia, wakati wa mapumuziko, kama siyo hiyo ni kiwa na familia yangu karibu, hua najikaza kwa kikisha tu kuamba zile vitu zota mbazo najiusisha nazo, hua najikaza kwamba na nakikisha kwamba nimeza kupata nafasi ama muda ya kukaa na familia yangu na kwa kikisha kwamba kila mtu akosalama na kila mtu anahisi vizuri kwa mwili yake. Na hiyo ndiyo jambo ambayo hua inanipa fura na inanipa tu wakati muwema katika maisha. Pia naezongeza kwamba unapo pata munda wa mapumziko ni muhimu kuwakikisha kwamba zile vitu zote ambazo labda ulikuwa unataka kukamelisha uweze kuyajaribu kuzikamilisha. Ama kwa mfano kama ni kuongelesha watoto wako kupata nafasi mzuri kukaa na bibi yako kumuliza maswali na hiyo ni jambo moja muhimu sana. Sasa pia naezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kweza kujua umuhimu ya familia na umuhimu ya kuwaleta karibu. Na pale tu tunapokaa nao kwa karibu, tutajipata kwamba tumeza kuwawongelesha vizuri na tumeza kuwelewana. Munapo elewana kama familia, muteza kujua yale yote ama yale mazuri ambazo tuneza zipata katika maisha na zile mazuri ambazo labda ineza tusaidia na ineza tupea wakati muema. Na ni kutokana na hizi mazuri ama hizi matendo mazuri ndivyo hata wanao tutegemea watakuwa na nafasi mzuri ya kutuongelesha. Na watakuwa na nafasi mzuri ya kutupea tu muda wawo vizuri. Muda wawo vizuri ya kila siku na nafasi ambazo labda zineza tusaidia. Kweza kuelewa ni jambo ipi na ipi ambazo zineza changia pakubwa. Katika sisi kwa watu wa maana ama katika sisi kwakikisha kwamba sisi wenyewe tukona furaha. Na sisi wenyewe tukona vitu mzuri sana kimaisha. Na hiyo ni jambo nzuri na kila mtu anafaa aangalie na ashukuru. Sasa ninapokuwa na muda wa bure. Hata ninapoenda kuwogelea maramingi mimi huwa nakikisha kwamba nimeza kupata wakati mzuri na nimeza kuelewa kwamba kuna zile umuhimu ambazo lazima niangalie na lazima nizingatie na hiyo ndio jambo nzuri sana. Na hiyo huwa inanipa uwezo, huwa inanipa furaa na inanisaidia pia kuwona jinzi ambavio nafaa nishi kwa amani. Na nafaa nijilinganishe ama ni zingatie hata zile maafikiria ya wale watu ambawo wako kando yangu. Na hiyo inapofanyika, hiyo huwa ni jambo nzuri na huwa inanisaidia sana kwa maisha sana. Na kwa hiyo ndiyo jambo ambayo kila mtu anafaa azingatie. Na labda itawapa furaha kidogo na maisha na ni jambo nzuri.

Asante sana kwa hiyo swali. Siku hizi, watu wengi huwa wanapata nafasi mzuri na huwa wanapata tu uwezo ya kuweza ku kufanya kazi ama kujilinganisha na watu wengine kwa njia moja au nyingine. Sasa naweza sema kwamba mara mingi sikuizi tunapofanya kazi huwa tu kuna timu kadha wa kadha na kuna zile timu ambazo saa zingine wako mbali sana na pia utapata kwamba hizi matimu wakiwa hivyo mbali huwa ni huwa ni ngumu kuweza kufanya kazi ingekua kitambo. Lakini kwa sasa, huwa ni rahisi sana kuweza kufanya kazi nao sababu kuna zile vitu ambazo labda zinahitajika na ni vitu ambazo labda zinatupa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba tumeweza kuzikamilisha. Kwa mfano vitu kama teknolojia kisasa, utapata kwamba teknolojia kisasa imeweza kuchangia pakubwa katika kutupea uwezo ya kufanya hizo kazi na huwa ni jambo nzuri sana. Na teknolojia kisasa, tukiweza kuzisema tu mojawapo kama mitandao za kijamii, imeweza kutuleta kwa karibu sana na kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya ama tunaendelea kuyafanya yameweza kutendeka kwa njia moja ama nyingine vizuri na kwa njia ambayo inatupa furaha na njia ambayo inatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba tumeweza kukamilisha yale yote ambayo yanahitajika kutoka kwetu na kukamilisha zile vitu zote ambazo zinatupa uwezo ya kukuwa na mafikra mazuri na hiyo ndiyo jambo nzuri ambayo inawezatusaidia na jambo ambayo inaweza tupea tu wakati mwema pia na sisi kwa maisha yetu. Sasa pia naweza ongeza kwamba teknolojia kisasa imeweza kutupea uwezo ya kukua na mafikra mazuri, imetupea uwezo ya kufunzana na pia imetupea uwezo ya kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo tunajaribu kufanya ni mazuri ambayo yanatupea nafasi mzuri ya kufikiria na nafasi mzuri ya kufanya vitu tofauti. Unapopata hiyo nafasi, unapopata hiyo nafasi, unafaa uhakikishe tu kwamba, wewe binafsi umeweza kutia bidii na umeza kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo unafanya ni mazuri na vitu ambazo unajishugulisha nazo yameweza kusaidia hiyo timu yako kwa njia moja au nyingine. Na maramingi ninapokaa na kufanya kazi na timu huwa tunatumia zile huwa tunatumia na anuani ama saa zingine tunapigiana simu ya rununu na tunauliza tunauliza vile watu wamefika ama mahali wamefika na pia haya yanapotendeka kwa tunaona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kutia bidii na saa zingine pia ni muhimu kwa kuulizia ile aina ya picha ama video kuonyesha kama ni wajenzi. Kuonyesha mahali wamefika na hiyo kazi. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inatupea uwezo ya kukua na mafikra mazuri. Na haya yanapotendeka utapata kwamba wewe binafsi utapata kwamba wewe binafsi unafurahia. Na wewe binafsi unaona kwamba kuna jambo moja au nyingine labda mnaweza ongezea. Na kuna jambo lingine ambayo labda linaweza waweka kwa mafikra ama vile ambavyo mnaweza jaribu kuyatenda. Na hiyo ndio jambo ambayo watu wengi saa zingine huwa wanakosea na wanashindwa kukamilisha. Lakini unapoelewa haya ina maana kwamba hata vitu unazozifanya zitakua mzuri na zitaweza kwenda shwari bila wasiwasi wowote. Na kivyangu pia naweza ongeza kwamba hii yote huwa inasaidia na huwa inatupea uwezo ya kuhakikisha tu kwamba zile vitu zote tunajihusisha nazo zinaenda vizuri na zote zinakua vyema. Pia naweza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa umuhimu ya kufanya kazi na timu ambayo iko mbali. Kwa sababu saa zingine tunapata uwezo ya kuhakikisha kwamba hii yote yameendelea vizuri na imekua shwari.

Nam, hii ni swali nzuri sana. Kuna wakati ambapo sisi huwa tunakaa, sana sana ile wakati wa wikendi, hua tunakaa, tunajifunza, tunaelezana, na tunaongelea kuhusu zile matimu, matimu za mchezo, sana sana ile mchezo ya kandanda. Sasa mimi kivyangu mara mingi huwa nina huwa nafuatilia michezu yangu yangu ya kandanda na timu yangu huwa ni ile ya Chelsea. Sasa hiyo timu nimeifuatilia, nimeifuatilia kwa muda mrefu na hiyo muda ndiyo imeweza kunipea uwezo ya kuhakikisha kwamba nimependa hiyo timu kwa muda sasa wa miaka kama ishirini, imepita ishirini tangu nianze kufuatilia hiyo timu. Na hiyo ilikuwa ni moja wepo mojaepo ya mbinu ama mojaepo ya mbinu ya mapumziko. Na mojaepo ya njia ambazo nilikuwa naeza kusukuma maisha yangu ama kusukuma mwaka kwa njia mzuri sana. Pia naweza ongeza kwamba mimi binafsi nilieza tu kukuwa na wakati mwema. Hua nakuwa na wakati mwema ninapotazama hiyo timu wakicheza mpira wa kandanda. Sababu hiyo hua inanipa furaha sana na hiyo imeweza kunisaidia saa zingine kuweza kuskuma wikendi yangu na masiku zangu ninapoboeka ama ninapoona nina nafasi ngumu katika maisha. Sababu hii inapofanyika huwa ni jambo nzuri sana na huwa napata tu ni kama nimefurahia. Na huwa naona kwamba haa ninapotazama timu napatwa na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu ninazofanya ni mazuri. Na maisha ninayojaribu kufanya inanipa furaha tu. Na mara nyingi, watu wengi ambao wanafuatilia hizi timu wanaona kwamba wako na angalau nafasi mzuri ya kucheza. Ama pia kujifunza tu kwa kujifunza jambo moja au nyingine na hiyo hua inachangiwa pakubwa sana. Na hiyo hua inachangiwa pakubwa sana na vile siku yao imeenda ama jinsi ama jinsi hiyo timu imeweza kucheza timu ikicheza vizuri hua inamanisha kwamba hata wale ambao wanaifuatilia hua wanakuwa na ile furaha. Ama wanakuwa na uwezo ya kuhakikisha kwamba wamejaribu kufanya mambo zao vizuri na pia wamepata tu uwezo ya kuhakikisha kwamba wikendi yao imeelekea vizuri na hiyo ndo jambo la maana naweza ongezea kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa kwamba kuna vitu mingi tofauti ya ambazo labda saa zingine inaeza fanya timu ikose kufanya na ikose kutia bidii na ikose ku labda ikose kushinda kila saa. Ama kushindana na timu zingine vizuri na hiyo ni kitu moja wanashabiki huwa wanakosa. Kwa mfano timu yangu ukiangalia utapata kuna miaka mbili iliopita ilikuwa na matatizo kidogo. Na kwa sababu hawakua nafanya wanacheza vizuri. Lakini vile walianza kucheza vizuri ilikuwa ni jambo nzuri sana. Na ilikuwa ni jambo ambayo hata mashabiki walieza kufurahishwa nayo. Na walieza kusikia vizuri na hiyo ndiyo ilikuwa ni kitu ambacho hata mimi ilinipa wakati mwema na ilinipa furaha sana. Na naeza sema kwamba hiyo timu inapocheza vizuri mashabiki wanafurahia sana. Na pia timu inapocheza vibaya utapata kwamba mashabiki wanasikia vibaya na wanaumia sana na hiyo hua inawaumiza roho. Na haya yote kwa yanatendeka lakini kiti ya maana ni kwamba timu iendele kutia bidii na waendele kujikaza kwa kila mechi ama kila siku ya mpira. Sababu hiyo ndio jambo ambayo tutaza kusikia nayo vizuri na hiyo ni jambo nzuri sana. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema kwamba mimi binafsi kuna inchi kama tatu ambazo ningependa kutembelea ama kuzurura na kufurahia tu maisha. Na pia mimi kivyangu ningependa tu kukuwa na wakati mwema ya kuakikisha kwamba nimeweza kuwa na furaha ni napo zuru hizi mainchi. Sababu hii ndiyo huwa ni jambo moja mzuri ambayo inatupa uwezo ya kukua na mafuraha na kuhisi tu ni kwamba kila kitu inaenda shwari katika maisha yetu. Pia nawezaongeza kwamba maramingi ningependa kuzurura ile inchi ambayo ni Australia. Sababu Australia ikona mandhari mingi sana na ikona vitu mingi sana ambazo zinaweza tuchangia ama zinaweza tupea wakati mwema. Na inaweza tusaidia tu sisi wenyewe kukua na furaha na mahali mingi sana ya kuzurura kwenda kuona. Kwa mfano kuangalia hata maziwa zao ama ile pwani yao huwa ni mzuri sana. Na pwani yao huwa inapea watali ile nafasi ya kufurahia kuangalia. Na kuona tu jinsi ambavyo labda, kuona mahali tofauti tofauti ama vitu ambavyo labda wanaweza angalia ama wanaweza jifurahisha nazo sababu hiyo ndiyo kitu ambacho hua watalii wanapenda ama wangependa kuhakisha kwamba ime wamefurahishwa nazo ama wamefanya jambo moja au nyingine. Naeza ongeza kwamba nchi ya Australia pia huwa ni mzuri sana, ikona joto yake vizuri na ikona kiangazi vizuri na pia huko ndani ikona hizo miji zao huwa ni mzuri na uneza tembea kila mahali. Unapotembia kwa hizi miji hata wewe binafsi utaweza kuhisi vizuri na utakua unaona kwamba utaweza kuona na utaweza kushukuru yale yote ambayo labda yanatokea ama yale yote ambazo labda ineza kufanya uhisi ni kwamba ukona wakati mwema na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa. Na naweza ongeza Australia kwanza kuna ile mnyama aine ya kangaroo. Maramingi sana hua nimewaona tu. Maramingi hua nimewaona tu kwa video hapo kwenye mitandao za kijami. Lakini mimi binafsi ningetaka kuenda kuwaona. Na angalau kuhakisha kwamba nimeweza kuona vile wanakaa kwa karibu. Na nimeweza kuhakikisha kwamba labda nimewaelewa. Na nimeweza tu kuoana jinsi wanavyoishi. Na hata kama watu wanapenda kuwakula. Na ningependa kujaribu nyama yao sababu najua ningefurahia na ninge nitasikia vizuri na kuiangalia. Naweza ongeza kusema kwamba kangaroo pia hua ni wanyama wazuri. Na saa zingine wanaposimama utapata kwamba wakona misuli mizito mizito kuliko hata binadamu. Na pia utapata tu kwamba mwili yao ni ile ambayo inatupa uwezo. Inatupa uwezo kama binadamu labda kutojilinganishi nao. Kwa sababu inakuanga mwili ambayo ni mwili yenye misuli sana. Na kivyangu hiyo mwili huwa inanipea nafasi ama huwa nashangaa vila ambayo imeundwa. Na ndiyo maana ningependa kuiona. Na hiyo ni jambo moja nzuri sana na ni jambo moja mbalo ningependa kuelewa na kuyaona tu kwa macho yangu mwenyewe. Pia naweza ongezea na kusema, hiyo safari kivyangu hua naona kwamba ni safari nzito na ni safari refu na wakati mmoja ningependa kuweza kuwaona, kwenda tu kufikiria hiyo safari yote na kuenda kuangalia sababu hiyo safari huwa inanipa nafasi nzuri inaweza nipa nafasi mzuri ya kujielewa zaidi na kuona ni kitu gani na gani ambacho naweza kifanya kwa maisha yangu na ni vitu gani na gani ambazo naweza jaribu kuyaelewa ama kuyajua katika maisha na hiyo ni jambo moja nzuri sana ambayo itaweza kunisaidia kuelewa vitu mingi. Ama kujieleza pia kujieleza kwa njia moja au nyingine kwa maisha asanti.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba kivyangu, kuna, kuna zile ujuzi ambazo labda nikonayo tayari na kuna yale majuzi ambazo labda ningependa kuimarisha na kuelewa. Sasa naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kuelewa pahali ambapo ako na majuzi ama pahali ambapo labda anapata matatizo kidogo. Na haya, haya yanapotokea utapata kwamba utapata kwamba kuna watu, kuna watu ambao labda wanapata matatizo kidogo ya ki, wanapata matatizo kidogo ya ki, kujua ni majuzi gani wanazo. Mimi kivyangu naeza sema kwamba sina majuzi mingi lakini kwa sasa naelewa kwamba kuna zile ambazo labda nafaa nihakikishe kwamba nafaa nihakikishe kwamba nime, nimeeza kuyaimarisha kwa mfano kama ile kuandika. Ninapoandika kwenye tarakilishi, bado huwa naandika kwa, huwa naandika pole pole na hiyo ni jambo ambayo hua inanipa wasiwasi. Ningependa tu kuweza kuandika kwa njia ya moja mzuri na nikuwe naandika kwa haraka sana na iwe iwe ni maandishi mazuri na iwe ni maandishi ambayo maramingi inaeza kunipea uwezo ya kuhakikisha kwamba nimeeza kukamilisha vitu zangu kwa haraka na nimeeza kukuwa na, nimeeza kukuwa tu na wakati mwema. Pia naezongezea na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujifunza kuandika kwenye tarakilishi na kuandika kwa kazi. Sababu mimi sisemi kwamba sijui kuandika, najua kuandika, lakini kuandika kwa kasi, hiyo ndiyo hua ni jambo ambayo inanishangaza saa zingine huwa inanipea wakati mgumu. Na ninapoeza kuandika kwa kasi huwa napatwa na uwezo ama huwa napatwa tu na furaha na hiyo huwa inanipa tu nafasi mzuri na inanipa uwezo ya kushukuru tu jinsi ya ambavyo nilieza kujifunza. Na lakini, bado ninge, bado ningependa tu kuhakikisha kwamba nimeeza kuandika kwa kasi. Na ningependa hiyo kasi ikuwe ni kwamba nimeeza kuandika haraka sana sababu hiyo ni jambo ambayo inaezanipa furaha na itanipa, na itanieka mbele ninapo shindana na watu wengine pia. Na hiyo ni jambo moja muhimu na jambo moja nzuri sana. Pia naezaongeza kwa kusema kwamba, pale ninapo, nilikupo kuwa na jifunza kutumia tarakilishi, nilikuwa na ujuzi kidogo lakini sio sana. Na hiyo nilieza kujikaza, nieze kujifunza na nieze kuharakisha hata ile maelewo yangu, kuelewa ya kwangu. Na hiyo ndio jambo ambayo imeza kunichangia pakubwa, kukua jinsi nilivyo ama kukua kufika mahali nilipo kwa sasa. Na naeza ongeza na kusema kwamba pia, unapojua unapokaa tu na unajua kwamba, unaezaandika kwa haraka, utajipata kwamba uko na wakati mzuri, utajipata kwamba we binafsi unasikia, unasikia vizuri na hayo na hiyo itakupa uwezo ya kukua mwenyeji ama mtu wa kutegemewa sana hata kama ni pale kazini ama mtu wa maana sana katika maisha yako ya kila siku sababu hiyo ni jambo moja muhimu na ni jambo ambayo itatufanya tuwe watu wa maana na watu wenye, watu ambao labda wanathaminika na hiyo. Kukua mtu wa kuthaminika ndiyo jambo ambayo watu wengi huwa wanapenda ama wanaezataka katika maisha. Na kivyangu hiyo ndiyo jambo ambayo itachangia pakubwa niwe na wakati mwema na niwe tu na ile uwezo ya kukuwa na, niwe na uwezo ya kukuwa na mafikra mazuri pia sababu hiyo ndiyo jambo ambayo ningependa. Nengependa kukua mtu mwenye watoto wake wanaona ni mtu wa maana ama ni mtu ambaye anafurahishwa sana na maisha na hiyo ndiyo jambo nzuri sana. Asante sana kwa haya na hiyo inanipa furaha sana. Na nashukuru tu kwa yote ambaye ambaye yametendeka ama ambaye nimeeza kuelezea kwa sasa. Sababu ni jambo nzuri sana. Asante.

Naam asante sana hiyo ni swali nzuri sababu naamini kwamba kila mtu akona siku yake ya kupendezwa. Na kivyangu naeza sema kwamba siku yangu ya kupendezwa ni ile siku ambayo nilieza kuzaliwa. Sababu maramingi huwa nakaa na huwa nakumbuka kwamba kuna zile vitu ambazo labda nafaa nifanye. Ama kuna zile vitu nafaa ni shukuru mungu kwa hiyo siku sababu sio rahisi sana kwa watu kuweza kuweza kusherehekea siku zao zote za kuzaliwa na hii inapotokea tunafaa tuwe watu waangalivu na tunafaa tuwe watu ambao labda tunashukuru yale yote ambayo ya natutendekea na naeza ongeza kwamba ni muhimu tu kwa kila mtu kujua kwamba siku ya kuzaliwa ni siku ya kusherehekea. Na nisiku ya kushukuru tu jinsi ambavyo labda jambo moja au lingine ilieza kufanyika. Sababu hiyo ni kitu ya muhimu na kitu ya maana sana ambayo sisi hatufai kuchukulia kwa kimzaha ilhali, tunafaa kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tunaangalia kwa hiyo ni vitu mazuri na vitu ambazo labda inatupa tu ile uwezo ya kukuwa na wakati mwema. Na shere, shere, sherehe ambayo mimi hupendezwa nayo siku ya kuzaliwa ni kwamba naezakaa pekee yangu saa zingine ama wakati wa asubuhi halafu ninapo rudi pale kwa nyumba nitapata kwamba nimeweza kufanya vitu zangu vizuri na nimeweza kupata tu ile nafasi ya kukaa na wale ambao wananijali kama familia yangu na marafiki wakaribu na tumeweza kusherehekea tu pamoja. Na hiyo ni jambo moja ya maana sana. Unapo weza kukaa na marafiki na familia yako ambao wana kujali, hiyo huwa ni jambo nzuri sana na inatupa tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu vyote ambazo tunazifanya ama tunajishughulisha nayo ya meweza kuenda vizuri na ya meweza kukua ya maana. Na hiyo ni mojawepo ya njia ambazo tunaeza tumia kuwa na nafasi nzuri ama nafasi njema katika maisha. Naezaongeza kusema kwamba kuna vitu labda sisi wenyewe tunaeza taka kufanya kwa wakati moja ama nyingine. Na hiyo huwa inatupa pia nafasi ya kuhakikisha kwamba tumeweza kuelewana na wale ambao wako karibu na sisi. Na tumeweza kufanya vitu zetu kwa njia moja au nyingine. Neza pia sema kwamba unapokaa unapokaa na watu ama watu ambao wana kujali kwa roho moja. Utaweza kupata kwamba hii vitu yote ambazo tunafanya ama tunasherehekea. Utapata ni mazuri na yale ambayo yanatupa uwezo yanatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu labda imeenda vyema ama imekuwa mazuri na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Naeza ongeza pia na kusema kwamba siku nyingine ambayo huwa napenda kusherehekea ni ile siku ya krismasi. Hiyo pia ni jambo nzuri ambayo huwa yananifurahisha na huwa nafurahia tu kwa kila wakati. Na naeza ongeza kusema kwamba tunapokaa na kama familia na kusherehekea hiyo siku huwa naona kwamba vitu zote ni mzuri na huwa tunafurahishwa tu na yale matendo yote ambayo tunawezafanya sababu huwa tunakutana kama familia moja kubwa na hiyo huwa inanipa tu ile uwezo ya kuhakikisha kwamba kila kitu inaenda shwari na kila kitu kiko sawa. Naam hiyo ni jambo moja mzuri na sababu krismasi huwa ni mahali moja mzuri ambayo pia inatupa krismasi huwa ni wakati mzuri wakufikiria na inatuleta pamoja kama jamii na familia. Na iyo huwa ni jambo moja mzuri sana. Na ni kutokana na hayo ndiyo pia sisi tunapata umoja na undugu na mimi kivyangu huwa inanifurahisha na kwa sababu inatuleta pamoja.

Namu, asante sana kwa hilo swali. Naezasema kwamba, pale ni napo kuwa kazini, huwa nashugulikia muda wangu kwa njia moja ama nyingine, njia tofauti tofauti. Lakini kwa sana, huwa nahakikisha kwamba, nimekuwa tu na ile ratiba ya vitu ambavyo labda nafa nifanyew, ama ratiba ya vitu ambazo, nafaa niakikishe ni mezikamilisha. Na hiyo, huwa inanipa uwezo, ama nafasi ya kuelewa na nafasi ya kufikiria ni nini na nini nafaa ni kamilishe ama ni vitu gani nafaa ni fanye. Na hiyo kivyangu ama kwa roho yangu huwa inaniakikishia kwamba niko na nafa ni huwa inanipea uwezo ya kuelewa ama kuwakikisha ni vitu gani sijakamilisha vizuri. Na ni vitu gani nimeweza kukamilisha na unapo jua haya inamaana kwamba unapo ufanya kazi yako utakuwa unaeza kujua kwamba ni jambo ipi na ipi umeweza kufanya. Na ni jambo gani umeza kukuakikisha kwamba imeenda vyema. Na hiyo yote inapotokea ina maana kwamba wewe binafsi utaeza kufurahia wakati unapo maliza kazi zako. Na wakati ambapo unafanya jambo zingine. Na naezaongezia na kusema kwamba pale katika maisha ya kazini. Utapata kwamba inakubudi tu kuweza kukamilisha kazi zako kwa njia moja au nyingine. Na kuwakikisha tu vitu ziko shwari. Na hiyo inapo tokea hata wewe wafanyi kazi wenzako na wale ambao wanakutegemea wataeza kusikia vizuri, wataeza kufurahishwa nayo. Sababu hiyo ni jambo la maana. Na mtu ambaye anakamilisha kazi zake ni mtu ambaye anafaa kutegemewa ama anafaa kutegemewa ama ni mtu ambaye labda anaezasaidiwa kwa anaezachangia pakubwa katika kuleta mazinduzi mapya ama wakati mzuri pale kwenye kazini. Na haya yote ndiyo huwa inachangia kampuni iwe ni kampuni ya maana na ieze kuendelea kimaisha. Na hiyo inapozingatiwa, watapata kwamba kila mtu ataeza kuelewa na ataeza kushukuru tu yale yote ambayo labda yanaezatokea ama yanaeza tendeika wakiwa pale kwenye kazi. Na pia kuwakikisha kwamba yale zile vitu zaote ambazo labda kampuni inataka kuwakikisha imekamilisha. Imekamilisha kwa njia moja mzuri na njia ambayo inaitajika. Pia naezaongeza kwamba unapo fuatilia yale maelekezo yote ya kazini kama vile mimi huwa nafanya kukamilisha kazi zangu. Utapata kwamba kila mtu anafurahishwa kama sana sana kama ni wale ambao walikuwa wanategemea hiyo kazi yako kufanya kazi zingine pia. Utapata kwamba hawa wenyewe wanafurahia. Na hawa wenyewe wanapata ile nafasi ya kujilinganisha na watu. Na kuwakikisha kwamba wamefanya jambo moja au nyingine kwa njia ambayo inafaa na hiyo ndio jambo ambayo huwa inasaidia sana watu kuishi kwa amani. Na kufanya kazi zao kwa amani pale kazini. Na sa zingine hii inapokosekana utapata kwamba watu hawafurahi. Na watu wanaona tu kwamba kuna jambo moja au nyingine ambayo ijatendeka. Na hiyo huwa si jambo nzuri sana. Sababu unapoishi na watu ama unafanya kazi na watu na uzingati vile ambavo wanafikiria. Utapata kwamba we binafsi uko na tatizo. Ama utaona kwamba we binafsi labda watu hawakuelewi. Na hiyo si ukweli, siyo vizuri kuona hivo kama wewe umezingatia kila kitu. Ukizingatia yale matamshi zaote ama yale maelekezo za kazini utapata kwamba kila mtu ama watu wote ambao unazungumza nazo nao kwa siku wanakuelewa na mnaelewana kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa kufanya kazi na amani tu na kuelewana. Na kuwakikisha tu kwamba vitu zote ambazo tunafanya yamekua ni mazuri na yale ambazo zinatusaidia na zinatufanya tufikirie Vyema. Sababu hiyo ndo jambo la maana sana.

Naam, asante sana kwa hiyo, naeza sema kwamba kuna vitu muhimu sana kwa kazi yangu na naeza ongeza tu kwamba pia kazi yangu, saa zingine hua inahusu kufanya jambo moja au nyingine ambazo labda yanahusu kutumia nguvu. Ama pia saa zingine kuhakikisha kwamba labda zinatuchanganya wakati vile ambavyo tunafikiria. Sasa naeza sema kwamba unapofanya kazi, unafaa uhakikishe kwamba zile vitu zote ambazo unafanya iwe ni yale ambazo yanaeza kusaidia kukamilisha kazi zote ama zile mategemeo zote za kikazi ambazo labda umepewa ama umeachiwa na mkubwa wako ama umeachiwa kutokana na zile maelezo za kikazi ambazo unafaa ufanye. Sasa haya, stadi ni muhimu na ni muhimu kwa kila mtu kwanza kuelewa kwamba unapokosa kuzingatia stadi zako. Utaeza kuona tu kwamba wewe binafsi labda umekosa kufanya kazi. Ama wewe binafsi umekosa jambo moja au nyingine. Na hiyo huwa si jambo nzuri sana. Unapokosa kufanya hivo, utapata kwamba hata wewe hauwelewi na utapata kwamba wewe unapata wakati mgumu kuongea na wale watu ambao wako karibu na wewe. Ama wale watu ambao unafaa ufanye nao kazi. Na hiyo huwa si jambo nzuri sana. Naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba unapofanya hizi stadi. Ama unapokuwa na hizi stadi ndizo utaweza kukamilisha jambo moja au nyingine. Sasa mimi kivyangu, kazi yangu inataka mtu mwenye stadi ya haraka sana kwa kupiga hesabu. Sababu, kazi yangu mara mingi huwa ni kupiga hesabu za pesa, za kifedha. Na kupiga hesabu ya haraka ya kuzingatia yaani zile vitu zote ambazo tunafaa tununue. Ama vitu ambazo zinatakika. Na hii yote hua inataka kupiga hesabu ya kifedha na mara mingi ama kupiga kuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupiga hesabu ya kupiga tu hesabu ya kila kitu ambacho inatakikana ama zile vitu zote ambazo zinaendelea katika kazi. Na haya yote hauezi kamilisha kama wewe binafsi hauna uwezo ama uko tu na wakati mgumu kuhakikisha kwamba labda unafanya vitu zako vizuri ama kuhakikisha kwamba zile vitu ambazo unafanya inakushinda. Na unapopiga hesabu vibaya ina maana kwamba hata wewe binafsi utakuwa na wakati mgumu kukamilisha hizo kazi. Na utajipata tu kwamba hauelewi ama unachanganyikiwa tu kidogo. Na wakati ambapo unachanganyikiwa ina maana kwamba hutaeza kukamilisha hizo kazi. Na utakuwa tu na wakati mgumu na hiyo sio jambo ambayo inatakikana kwa kazi ambayo nafanya. Unafaa ukue mtu wa haraka kwa kihesabu na unafaa ukuwe mtu ambayo labda anaharakisha ama anaelewa ni na nini inatakikana kwa muda fulani. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inatufanya saa zingine tukose kuelewana kwenye kazi. Lakini mtu anapoelewa hayo huwa kufanya kazi huwa ni rahisi na huwa tunapata wakati rahisi sana kuhakikisha kwamba vitu zote zimeenda shwari. Na tumelewana na kila kitu tu imekua sawa. Na hiyo ndio jambo ambayo hua inanipa furaha na inanifurahisha wakati mwingine na haya yote yanapozingatiwa hua naona kwamba wale wote ambao tunafanya nao kazi. Huwa wanafurahia na wanaona haya yote kwa uzuri na wanajisaidia kwa njia moja au nyingine. Na pia wanatia tu bidii kuhakikisha kwamba wale watu wote ambao wanategemea hizi vitu fulani na fulani. Wameweza kuzipata na wameza kusaidiana kusonga mbele kimaisha. Na hiyo ndio jambo ambayo mimi kivyangu huwa inanifurahisha na kazi yangu na inanipea wakati mwafaka kazini.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naweza sema, mimi kivi yangu, huwa nikona ile likizo yangu ya ndoto. Huwa na huwa ningetaka, ama ningependa sana kupata hiyo likizo, na niweze tu kwenda mahali na familia yangu, na tuweze kuzurura na kuzunguka tuu na kujifurahisha. Na nikesema kwenda mahali namaanisha nchi ingine, kama mji kama wa Dubai na tuweze kuzurura hata kama ni mwezi mzima. Sababu ni hiyo ndiyo itatupea uwezo ya kukuwa tu na ile furaha. Na kukuwa tu na ile wakati mwema ambayo labda inatupa fursa nzuri. Na inatupa zile mafikira mzuri na kila mtu aweze kuelewa ni nini na nini muhimu. Na ni jambo ipi na ipi ambayo inawezatusaidia na itatupa wakati muema. Na pia nawezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kujua kwamba ni jambo gani na gani ambayo inaweza tupea wakati mwema na ita tupea wakati mzuri. Sasa mimi kivi yangu nawezasema kwamba ninapo enda kwenye hiyo likizo. Saa zingine ninapo kaa huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kuweza kuelewa kwamba unapotaka hata kukuwa na hiyo likizo. Unafaa kuwa kwanza umefanya kazi kwa bidii na umetia maanani. Zile vitu zote ambazo labda unafikiria ama vitu zote ambazo zinaweza kupa wakati mwema. Na pia nawezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuelewa kwamba vile tunavyo fanya vitu zetu inafaa ikuwe nzuri na inafaa ikuwe ni jinsi ambayo labda inatupa nafasi nzuri ya kukuwa na wakati mwema na familia sababu bila familia hiyo siyo jambo nzuri sana. Na haya yote mara mingi utapata kwamba inachangiwa pakubwa. Na inachangiwa pakubwa kwa mafikra na kuelewa vitu zingine ambazo labda tunazifanya. Na pia nawezaongeza kwamba unapokaa na kutuelewa vitu ambazo unafaa ufanye. Utapata kwamba kuna tatizo, utapata kwamba kuna vitu ambazo labda umekosa kuyakamilisha. Na pia nawezaongeza na kusema, hiyo mji ambayo ningependa kwenda na ni mji ya Dubai, huwa naona kwamba inaweza nipa furaha, inawezanipa tu wakati mwema katika maisha yangu, sababu ikona mahala pengi pa kuzurura vitu mingi za kuangalia na ni vitu ambazo labda, inawezanifanya niwe na wakati tu mwema na niweze tu kushukuru na kufurahia ya haya yote. Na nawezaongeza pia na kusema kwamba familia yangu ndiyo watu ambao ningependa kusafiri kwenda nao sababu hao ndiyo watu ambao wamekaa na mimi kwa muda mrefu na ni watu ambao pia wamenipea ile uwezo ya kuhakisha kwamba zile vitu zote ambazo nafanya wamenizingatia na wameza kufurahia ninapo zifanya na wameza kuni kunipea tu ile furaha na motisha ya kuzifanya. Na kukiikuwa na watu kama hao kando yako, utapata kwamba vitu zako zinaendelea vyema na wewe binafsi unafurahishwa na unahisi tu vizuri kwa haya yote ambayo wana kufanyia ama wanajaribu kukutendea kwa maisha yako. Kwa sababu wakikutendea hayo inamaana kwamba wewe binafsi utafurahishwa na utaendelea kutia bidii kwa maisha na hiyo ndo jambo moja muhimu katika sisi. Jambo moja muhimu kwa maisha yetu sisi wote na zile vitu zote ambazo tunajaribu kufanya pia kimaisha. Sababu ni hayo tu ambayo itatupa uwezo ya kuendelea kukuwa watu wa maana na watu ambao labda wakona bahati kimaisha na hiyo ndio jambo inafaa. Na mimi kivi yangu, kwa sasa ningependa tu kutembea sana. Sababu ninapotembea huwa na furahishwa. Na singependa kukaa ma hali moja. Ningependa kutembea na ningependa kuhakikisha kwamba nimefurahishwa na mandhari tofauti tofauti. Sababu nikutokana na kuona kwingi ndivyo maisha yangu pia itaweza kubadilika. Na nitaweza kuhisi vizuri kimaisha. Na hakuna mtu ambaye anataka kuhisi vibaya kwa maisha yake sababu hiyo haita mpa furaha hata yoyote. Ama haita mfanya asikie vizuri kwa njia moja au nyingine.

Namu asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi huwa nasaidia jamii yangu kwa njia mingi tofauti. Na naezasema tu kwamba mimi kivyangu huwa huwa najikaza. Niakikishe kwamba nimekua tu mtu ambaye anaelewa ama anaezajaribu kuwaongelesha ama anaezaweza tu ama anaezaeza tu kusikiza ama kuwakikisha kwamba amekuwa na uwezo ya kuongea, kuelewa na kuelezana tu kwa njia moja ama mwingine. Na kuwakikisha tu kwamba zile vitu zote ambazo labda najaribu kuelezewa ama kuonyeshwa yameweza kuenda sawa na yamekua mazuri. Pia naezaongeza na kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba jamii ni jambo la maana na kukua na wale wanajamii ambao wanatuelewa ama wanatuongelesha ni watu wa maana. Naeza sema tena kwamba pale mimi ninapokaa nyumbani na watu ainatofauti. Sasa hao ni wanajamii wangu huwa napata kwamba ni muhimu ama ni vizuri kivyangu ni kuongelesha ama tukieza kuelewana. Sababu hiyo huwa inanipa nafasi nzuri ya kufurahia na kusikia tu vizuri katika maisha. Na tunapo elewana kama hivyo. Hua naona ni muhimu. Huwa naona ni muhimu kwetu kuelezana jinsi ambavyo labda tunaeza akikisha kwamba tumewasiliana, tumefuraishana na tumeweza kusikia ni kwamba mambo yote ambayo tunajaribu kufanya ni mazuri na kila mtu ameweza kuridhika kwa njia moja au nyingine. Pia naezongeza kusema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua yale yote ambao wanazitenda na wanafaa wajue yale yote ama zile vitu zote za dunia ambazo tunazitenda. Kwa mfano unapo kuwa na amani, ama unakuwa mtu waku zingatia amani kwenye jamii, utakuwa mtu wa maana sana na hiyo ni mojawepo ya njia ama mbinu ambazo unaezatumia kuwakikisha kwamba umelinda jamii yako ama umekuwa tu mtu mtu ambaye anatoa mfano bora kwa jamii. Ili uwakikishe kwamba watu wote wako shwari wako salama. Sababu bila hiyo utapata kwamba wew mwenyewe unaeza teseka kwa laana. Na hiyo sio jambu nzuri. Na kivyangu huwa naakikisha tu kwamba nimeweza kukua mtu ambaye nazingatia amani. Na zingatia furaha. Na pia wale watu wote ambao labda na uhusiana nao kwa kila siku. Pia wameweza kufurahia na wameweza kukua tu na wakati mwema. Sababu bila amani hakuna jambo ambayo inaeza tendeka na amani inapo kosekana utapata kwamba jamii haifurahi na jamii haisiki vizuri katika vitu zote ambazo najaribu kufanya na hiyo siyo jambo nzuri. Sasa mimi kivyangu nezaongeza na kusema kwamba tunapofanya haya yote, tunafaa tu kuwa na wakati mwema na tunafaa tuwakikishe kwamba vitu zote ambazo tunazifanya ni mzuri na zile ambazo labda inachangia pakubwa katika kuwakikisha kwamba sisi tumekua na wakati mwema na jamii. Sababu hiyo ndiyo kitu ambacho itatusaidia, itatufanya tuweze kufurahia na tusikie vizuri sana katika maisha yetu. Pia naezoneza na kusema kwamba, unapo hakikisha kwamba haujakosea wana jamii, wewe binafsi utaweza kufurahia maisha na utaweza kusikia vizuri na utaweza kuelewa kwamba ni jambo ipi na ipi unafaa ufanye na itakuwezesha kuwakikisha kwamba hata wewe binafsi umeweza kuwa na wakati mwema. Sababu bila wakati mwema na furaha bila wakati mwema na furaha hakuna mtu ambaye atafurahishwa na yale matendo ya ambaye yanaendelea kwenye jami. Sasa mnapo angalia haya yote unafa uzingatie ni jambo ipi na ipi ambaye itatupa furaha. Ama ni vitu kama gani ambazo zitatupa wakati mwema na zitatusaidia. Na hiyo ndi jambo ambaye mimi pia ningependa kuzingatia na kuwakikisha. Asante.

Nam, asante sana kwa hayo. Naeza sema kwamba kuna vitu, kuna vitu kadha ambazo mimi binafsi huwa napata kwamba nimependa kuhusiana na mta wangu sababu mtaa wangu ni mtaa ambayo inabeba kila mtu na inahakikishia kwamba huwa inatupea tu uwezo ya kujaribu kukuwa na ile upendo sababu upendo ndio jambola maana na watu wengi sana huwa wanapenda kuishi mahali ambapo wanaona kwamba wanapendwa ama wanaona kwamba wakona uwezo ya kuha kikisha kwamba maisha yao inaendelea vizuri na wameeza tu kufurahia ama kuwa na jinsi mzuri ya kufanya mambo zao. Sasa mtaa yangu, sisi wenyewe huwaa nafurahishwa kwa sababu, mtaa yangu ikona mahali ambapo watoto waneza pelekwa wacheze ama wanaeze enda tu kuangalia, kuangalia michezo zingine na pia hadi wanaeza enda kuogelea na hiyo huo inafanya mtaa yangu iwe ni mtaa moja bora zaidi. Kwa sababu pale watoto wanapopata hiyo nafasi ya kuenda kucheza ama kuogelea. Huo anapata nafasi ya kuongea na wenzao na kufurahia tu wakati mzuri na kukuwa tu na wakati mwema katika maisha yao na hiyo ndio jambo nzuri, jambo ambayo huwa na h inapea watoto nafasi nzuri ya kujishirikisha na wenzao na kuhakikisha kwamba labda maisha yao imeenda vyema na kila kitu yao imekuwa salama. Sasa kivyangu, naezasema kwamba tunapo fanya hizi kazi kuwa tunapofanya kazi ama saa zingine tunapo kuwa kwa mta na tunafanya mambo zetu. Huwa tunaezaona vile watoto wanacheza na tunafurahishwa tu namna ambavyo wanafurahia hao wenyewe kwa sababu hio kuweza kucheza na watu wengine wanafanya vitu zao pia inatupa uwezo kama wazazi kuangalia na kujuwa kwamba ni na kujua kwamba watoto wanafanya nini wakati huu na hio ndio jambo ambayo huwa ni jambo bora zaidi. Wanapo juwa mahali mtoto wako ako, huwa unapata kwamba angalau umefurahia na angalau umeona kwamba umeelewa kwamba ni muhimu mtoto wacheze ama ni muhimu kwamba mtoto aweze kuelewa jambo moja au nyingine. Sasa mimi kivyangu naezasema kwamba tunapo angalia haya yote, tunafaa tuelewe kwamba watoto ni muhimu kwamba waeze kujua kwamba wanapocheza, wanafaa wahakikishe wame linda amani ama wamejilinda kwa njia moja au nyingine kwa sababu hiyo ndio jambo la maana sana katika maisha. Naeza sema kwamba pia kuna umuhimu, kuna vitu muhimu katika maisha yetu ambazo tunafaa na kufurahia tu wakati mzuri na kukuwa tu na wakati mwema katika maisha yao na hiyo ndio jambo nzuri, jambo ambayo huwa inapea watoto nafasi nzuri ya kushirikishana na wenzao na haya yote haya hizikuwa mazuri kama sisi wenyewe hatuangalii ama hatukui makini kwa zile matendo yote ambayo ya tunajihusisha nazo. Ama matendo yote ambazo tunajaribu kuzifanya. Na kwa hivyo, tunafaa tuwe waangalifu sana kwa wale watoto wetu, ama tunafaa tu tuelewe kwamba ni nini na nini ndio jambo la maana ama ni nini na nini itachangia pakubwa katika watoto wetu kukuwa watu wa maana na watoto wetu tu kukuwa watu ambao labda wakona nafasi nzuri ya kukua watu ambao wanaheshimiwa katika jamii na wanapo cheza pia pamoja utapata kamba watoto wakona ile uwezo ya kuunda urafiki ambayo ya nadumu ama ya kuunda uwelewano kati ya wao wenyewe na watoto wengine. Kwa sababu haya yote yanalingana na jinsi ama wakati ambapo walieza kukutana. Na wakati ambapo walieza tu kuwa na wakati mwema wakikuwa wadogu ama wachanga. Na hiyo ndiyo jambo la maana. Ni jambo ambayo sisi pia kivyetu tunafaa tu tuzingatie sana ile kukuwa na undugu na upendo kwa wale watu wote ambao tuko nao kwa ukaribu. Sababu hiyo ndiyo jambo moja muhimu katika maisha yetu pia.

Naamu, hiyo ni swali moja nzuri sana. Inanipa furaha sana kwa kuweza kuyelewa. Na pia nezasema kwamba, mimi kivyangu huwa napenda musimu ya baridi na ikuwe ni baridi ambayo inakuja na jua. Na pia nezasema kwamba, musimu inapo kuwa ya baridi sana na hiyo pia sio nzuri. Inafa ikue musimu ambayo labda kunajua pia ilinachomoza kwa wakati moja au nyingine. Kwa sababu hiyo ndio wakati ambapo sisi kama binadamu. Kuwa tunahisi kwamba ni mzuri na baridi pia isiwe sana. Sababu hali ikiwa ya baridi sana pia tutapata kwamba tunathirika kwanjia moja au nyingine. Na hiyo hua inatupa tu wakati mgumu kwa maisha yetu. Na pia hui inezafanya kwamba inezafanya watoto wetu pia wakue agonjwa ama pia mifugo yetu iyeze kuathirika kwa njia moja au nyingine. Na hiyo siyo jambo nzuri sana katika maisha. Na msimu inapo kuwa ya baridi sana. Hiyo pia sio nzuri sana. Misimu inafaa ikuwe ile yenye wakati musimu inafai kwe ile yenye. Ile nye inatupa nafasi nzuri ya kwakikisha kwamba labda kama tukona mifugo mifugo waeze kukuwa sawa na mifugo waeze kueza kupata chakula na maji ya kutosha. Na sasa, msimu ya baridi na ambayo inakuja na jua kiasi, huwa ina maana kwamba hata mimea, mimea zitapata nafasi nzuri ya kumea na itapata nafasi nzuri ya kupata tu ile itapata nafasi nzuri ya kukuwa na mazao mazuri sana katika shamba. Sasa haya yote yanapo tokea utapata kwamba binadamu, sisi kama binadamu. Tunakuwa na chakula kwa wingi na pia wale wanyama ambao tunafuga nyumbani. Wanakuwa na chakula ya kutosha. Na haya yote huwa yanaletwa na kukua na wakati mwema ama kukua tu na wakati mzuri katika katika yale vitu zote za mashamba ama shambani. Sababu hiyo hiyo ndiyo huwa inatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba tumeeza kuwa na chakula ya wakati fulani. Ama kila mtu wamepata chakula na hata mifugo wamepata chakula ya kutosha na hiyo inatuleta karibu ama inatufanya tunashukuru vitu mingi sana katika maisha yetu na tunaona kwamba angalau, angalau, angalau inatusaidia na hii yote, naez sema haya yote tunaeza angalia kwa zile simu ambazo labda tunatumia na saa zingine, hile simu ya kushikilia ambayo inezapiga picha huwa inatupea uwezo mzuri ya kuelewa haya yote na hiyo inatupa uwezo mzuri ya kwakikisha kwamba tumefanya jambo moja au nyingine na jambo ambayo inatupa uwezo ya kwakikiisha kwamba tumekuwa tuna nafasi mzuri kimaisha na nafasi mzuri ya kufurahia ama kufikiria. Na hiyo ndo jambo moja muhimu na sisi pia wenyewe tunafaa tuakikishe kwamba vitu zote ambazo tunajiusisha nazo. Zinafaa zive sawa sababu ata. Misimu pia inaeza tuonesha hali ya anga na itatuonesha kwamba tutakuwa na chakula. Ama tunaeza kosa chakula wakati ambapo jua inachomoza sana ama jua inakosa kuchomoza. Na haya yote yanachangiwa pakubwa na zile mfumo wa teknolojia ambayo imeendelea kuenea ama ambayo imeandela kuletwa na kuundwa wakati ambapo imepita na wakati ambapo labda imewadia kwa njia moja au nyingine. Na pia saa zingine, tunafaa tuelewe kwamba hii yote hatufai kuzifikiria na hatufai kuangalia kwanjia moja ama njia nyingine. Ilhali, tunafaa twakikishe kwamba tuko sawa na kila mtu wanafurahia maisha yake kwa sababu hiyo ndo jambo inafaa. Asante sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba, ningependa kujifunza ujuzi kadha wa kadha. Moja yapo ni kwamba ningependa kujifunza ujuzi. Ningependa kujifunza ujuzi ya kuhakikisha kwamba nimeelewa maisha. Na ile ujuzi tu ya kuweza kufungua biashara. Na kuweza kuhakikisha kwamba biashara imeendelea vyema. Hiyo ndio jambo ambayo mimi inanifurahisha. Na inaezanipea kukua, inaezanifanya niwe na wakati mzuri. Na kusema kusema ukweli, pale ambapo ni napofikiria kwamba pale ambapo ni napofikiria kwamba maisha inaendelea kuwa magumu. Ningekuwa na ujuzi ya kuanza labda biashara najua ningekuwa mahali pazuri na ningekuwa nimeweza kufikiria kwa njia moja au nyingine. Na ningekuwa nimeweza kueleza kwamba vitu vyote ambazo nazifanya ingekuwa mzuri na ingekuwa ni ile ambayo inanipa uwezo ya kujiendelesha kimaisha na kujiendelesha kwa kwa kimawazo. Mtu anapokuwa na ujuzi ya kibiashara ina maana kwamba yeye binafsi ataweza kupata uwezo, ataweza kupata uwezo ya kujiendelesha kibiashara, na kimafikira pia. Unapoweza kujiendelesha kwa njia hii utapata kwamba wewe unafurahia. Unasikia vizuri. Na unapata uhakika kwamba vitu vyote ambazo unajaribu kufanya yameenda vyema na yamekuwa ya kufanikiwa. Naezaongezea pia na kusema kwamba ujuzi ni muhimu kwa kila mtu kujifunza ujuzi aina mbalimbali na ujuzi yangu labda ya kuweza kukua na biashara ambaye inaenda vizuri kwa mfano kama kukuile kuweza kupiga hesabu ya nini na nini ina takikana kwa biashara fulani iyo itanipa uwezo ya kukua mtu wa maana kwenye jamii na itanipa tu uwezo ya kuweza kuelewa ni jinsi ipi ambayo nafa ni jibebe kwa jamii na ni kue mtu wa maana na mwenye heshima. Pia naeza ongeza kwamba, mimi kwa hivi sasa, nimeweza kupata uwezo mara moja au nyingine kuweza kujifunza hii ujuzi na kuweza tu kujua kukua mtu wa maana ama kukua mtu ambaye anaelewa biashara na bado sijaeza kukua mtu ambaye anaelewa kila kitu. Na hiyo saa zingine huwa inanipea wasiwasi kwa sababu hata mimi siezi taka niwe na niharibu muda wangu ama niharibu wakati na nikose kutu kufanya yale yote ambayo labda roho yangu inawezakuwa inataka sababu hiyo huwa inanifanya na hisi vibaya sana kwa mafikra na kwa mwili yangu. Pia naeza ongezea na kusema kwamba ni muhimu kwetu wote kuweza kujua kwamba hata unapojifunzi ujuzi unafaa uelewe kwamba kuna ile wakati ambapo unafaa ujifunzi na kuna wakati ingine ambapo labda pia unafaa ujaribu kwenda ujikaze uweze kujua kwamba ulisoma nini na nini. Ama kama uone kama zile vitu ambazo ulikuwa unajisoma imeeza kukusaidia. Ama bado unasumbukana kuelewa. Na jambo kama hii inapofanyika ina maana kwamba unatia bidii na unajikaza. Na pia mzuri wakati wa kwanza hii ujuzi unafaa tu nisiyo haina wakati wakwanza ilhali pia unajikaza tu ujaribu kufanya kujifunza na uhakikishe kwamba umekua mtu ambaye akona uwezo ama akotayari kujifunza ama kufunzwa kwa njia moja u nyingine kwa sababu ni kutokona na kufunzwa ndivyo teza kuelewa kila kitu na oteza ama akotayari kujifunza ama kufunzwa kwanjia moja u nyingine kwa sababu ni kutokona na kufunzwa ndivyo teza kuelewa kila kitu na oteza kujisaidia pia kimaisha na unapojua hiyo inamana kwamba utakona wakati muema wakati raisi ya kufunzwa na kujaribu tu kuelewa haya yote na mimi kivyangu hiyo ndi jambambayo nezataka.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba mimi kibinafsi napenda kitanda ambayo ni kizuri. Na nasema hivi kwa sababu mimi sipendi kitanda ngumu sana. Napenda tu ile kitanda ambayo ni rahisi kidogo na isiwe ni ile ngumu ambayo inanichokesha mgongo. Kwa sababu hiyo sio jambo ambayo naeza taka. Mimi kivyangu naezasema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuwa na ile wakati ile wakati ya kupumzika na kuweza kufanya kulala vizuri na kufikiria. Sababu hiyo ndiyo jambo moja muhimu na jambo ambayo inanipa uwezo ya kimafikra na jambo ambayo inanipea nafasi mzuri tu ya kuhakikisha kwamba vitu zangu zote ziko sawa. Sana sana ile mapumziko ya kimwili ama mapumziko baada ya kazi ngumu sababu kila mtu anapo toka kazini huwa wanataka tu wapate uwezo ya kupumzika. Na wapate tu ile uwezo ama nafasi ya kuhakikisha kwamba vitu zao zote ni mzuri. Na vitu zote ambazo wanajaribu kufanya yameweza kwenda na kuenda na jinsi ama mbini ambavyo wanafikiria ama wangetaka. Unapo kuwa na kitanda kigumu, saa zingine utapata kwamba wewe zingine utapata kwamba wewe unapata nafasi mbaya ama hupati nafasi nzuri ya kufanya mambo zako ama hupati nafasi mzuri ya kukua hata na wakati mwema pale ambapo umetoka kazini ama umechoka na unatafuta kitu ya kupumzika na wapumziko hiyo inapo tokea, mimi naeza sema kwamba unapo kosa kupumzika vizuri na mgongo yako bado ina uma. Hata ukifanya kazi zako utapata kwamba huna huna ile nafasi ya kukua tu na wakati mwema ama nafasi ya kupata muda mzuri wa mapumziko ama nafasi tu ya kuhakikisha kwamba mwili yako mwenyewe iko shwari ama inaendelea vyema. Na pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba unapo fanya kitu inafaa iwe unapo hata jifunza kitu unafaa uwe na mpango ya zile vitu ambazo unafaa ufanye wakati ambapo unachukua muda ama kuchukua muda wa mapumziko na unaona kwamba labda kuna jambo moja au lingine ambayo unafaa uyatatue. Sasa mimi kivyangu huwa nahakikisha kwamba nimeweza kutatua mashida zangu kwa kupata muda wa mzuri wa kupumzika na muda tu ambayo labda mimi naona kwamba ni mzuri na ni mwema. Sasa kivyangu naeza ongeza kwamba kuna vitu ama kuna zile vitu ambazo tunaweza jaribu kujifunza na saa zingine yanakuwa magumu. Na pia naeza sema kwamba kuna zile vitu zote ambazo tunapo jaribu kuanza zinaeza tupea hiyo uwezo ya kukuwa na mafikra mazuri ama kupata tu hiyo uwezo ya kuendelea vizuri kimaisha na hiyo ndio jambo ambayo mimi kivyangu huwa inanipa motisha sana na maisha. Na hu inahakikisha kwamba nimeweza kufanya kazi kwa bidii na ninaporudi kwa pale nyumbani nipate kwamba mimi kivyangu nimepata nafasi mzuri ya kupumzika ya wapumziko. Na nimeelewa kwamba hizi vitu zote ambazo nafanya ama najihusisha nazo yamekuwa mazuri na nimeweza kuelewa. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa furaha sana. Na ningetaka yao iendelee kukua hivo nieze kupata jambo moja au nyingine mzuri ambayo iteza kunisaidia katika maisha. Na hiyo ndio jambo ambayo pia watu wengi natumai kwamba hua wanajaribu kuyapata wanajaribu kukua nayo. Na wanona tu jinsi ambayo labda wanaeza jiendelesha nayo kimaisha sababu kujiendelesha kimaisha ndio jambo moja muhimu kwa kila mtu. Na inaeza tupea nafasi nzuri ya kujielewa sana na kuelewa wale watu wote ambao wako kando yetu. Asante sana.

Namu, asante sana kwa hiyo suwali. Naezasema kwamba chumba changu cha kulala siyo kikubwa vile. Lakini chumbachangu chakulala pia siyo kidogo vile. Naezasema kwamba chumba changu chakulala hua tu ni hua kinatoshana kiasi fulani mzuri na hua inanipa furaha sana. Na hua inanipa tu uwezo yakweza kupata usingizi vizuri kwa sababu hiyo ndiyo jambo ambayo hua inanipeleka uko. Sasa maramingi ninapo kaa kwenye chumba changu cha kulala, kwa naona kwamba ni muhimu kwangu kweza kuelewa kwamba, kuna vitu ambazo labda nifanye huko kama kupata wakati tu mzuri ya kupumzika ya mapumziko na kweza kulala bila kelele sababu, hiyo ndiyo jambo muhimu na hiyo ndiyo jambo ambayo, huwa inanipea uwezo ya kwakikisha kwamba nimeza tu kuelewa na nimeza kuona yale yote ambayo labda inezanisaidia. Ama yale yote ambayo inezanipea uwezo ya kujifunza ama kuelewa kwamba nafa ni fanye jambo moja au nyingine. Kwa sababu hiyo ndiyo jambo ambayo itanifurahisha sana kwa maisha. Na pili, naezaongeza kusema kwamba, ni napo kaa kwenye chumba changu chakulala, hua naisi vizuri na hua naona kwamba hiyo ndiyo mahali ambapo. Huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu kweza kujua kwamba. Hato unapo lala, unafa uwakikishe kwamba chumba chako chakulala ni mzuri na chumbachako chakulala ni mzuri na ni mahali ambapo we binafsi utafurahishwa nayo na itakupa tu wakati mzuri ya kupumzika na kuhisi viyema. Na pia naezoongeza chumba changu cha kulala ni rangi nye upe na hiyo huwa inanipa tu nafasi mzuri ya kupumzika na kushukuru haya yote ambayo anatokea ambayo yanatokea na pia unapo lala kwa chumba nye upe we binafsi hata macho yako inapojifunga. Utaona kwamba angalau kuna jambo ama utafurahishwa tu mwenyewe. Unapo angalia hata kando utapata kwamba kuna vitu zingine ambazo labda zinakupea uwezo ya kufikiria ama ya kuona tu kwamba unafaa uhisi vizuri katika maisha. Na pili, nezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kweza kwelewa kwamba tunafa tuzingatie sana, tunafa tuwakishe kwamba chumba zetu za kulala ni masafi na chumbazetu za kulala yaweze kukua ni ile ambayo inazingatia zile mahitaji yetu ya kila siku. Na yaweze kukua ni ile ambayo inatupea tu nafasi nzuri ya kujijua na kupumzika wakati inayofa. Na kitanda yangu ndio mojepo ya hizo vitu ambazo uwa zinaniridisha katika chumba changu cha kulala. Kwa sababu nilipokuwa nainunua nilinunua na nikakikisha kwamba ni ile kitanda tu ambayo inanipa uwezo. Kweza kuona na kuelewa kwamba ni jambo ambayo inanipa fura kwa kila siku. Na ni kitanda ambayo inanipa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba vitu zote ambazo najaribu kufanya. Na napata na ninapoenda kulala napata hiyo fursa. Ama napata hiyo fursa ya kuweza kulala kwa amani na kulala kama nimefurahia. Sasa pia naeza ongeza kwamba mimi huwa niko na dirisha na hiyo kitu ambacho napenda saidi katika hiyo chumba changu cha kulala hii dirisha yangu huwa imeangalia nje kwa upande ya milima na kila ninapoamka huwa naeza kuangalia hapo kutoka kwa dirisha na kutazama chini. Sababu ninapoangalia hivo huwa nafurahia na huwa naona tu kwamba naeza ona jua likichomoza na hiyo ndo jambo muhimu sana katika ambayo huwa napenda.

Naam, asante sana kwa hiyo, hiyo ni jambo nzuri sana, linanifurahisha hiyo swali. Na naezasema kwamba, kuna chakula ambacho mimi mwenyewe huwa napenda ya jadi. Na hii mojawapo ni chakula yetu ya huku, ambayo mimi huwa napenda. Na hiyo huwa inanipa furaha, na sana sana ni chakula huwa inaitwa. Ni ile chakula ambayo labda kama ulikuwa unachinja ngombe. Ama mbuzi unaeza kukunywa damu yake. Sasa hiyo huwa inanipa furaha sana. Na hiyo. Chakula huwa inaandaliwa kwamba saa zingine unaeza ikunywa hivyo. Na saa zingine unaeza mwagilia maziwa moto sana halafu unazungusha. Na mi mara mingi, hiyo ni chakula yetu ya kimaasai. Na huwa ni chakula cha jadi sana. Na kila mtu ambaye huwa anaijaribu. Huwa anafurahishwa nayo na huwa anapata kwamba amefurahia tu na anaona kwamba ako tu na wakati mwema bidi tu anapozikula kwa sababu hiyo ndiyo huwa inapeana huwa inapeana hiyo nguvu zote. Sana sana kwa wanaume unapoikunywa amu unapo kula hiyo chakula. Utapata tu kwamba umeeza kufurahia na uko na nguvu pia za kufanya kazi mchana. Na utajipata unaelewa vitu kadha wa kadha na hiyo ndio jambo la maana sana. Pia naeza ongezea na kusema kwamba hii chakula huwa inanipa ile uwezo tu ya kujihusisha na wale wenzangu pale kijijini. Na kuhakikisha kwamba tumeeza kuelewana kwa njia moja au nyingine. Na tumpige gumzo yetu, wakati ambapo tunapiga gumzo yetu, tunaeza kuiandaa, tunaeza kuikunywa, kuikula. Na tunaeza tu kufurahia maisha na kushukuru kule ambako tumefika kwa sasa wakati huu. Na kushukuru labda mahali ambapo tunaenda hapo mbeleni kimaisha. Na hiyo ndo jambo moja muhimu ambayo sisi wote na watu wote wa mila yetu, huwa tunafikiria kuwa inatupa uwezo ya kuhisi tu vizuri na kuelewa jambo moja au lingine. Pia naeza ongeza kwamba hiyo chakula huwa ni chakula muhimu sana. Katika ile tamaduni zetu na mtu yeyote ambayo huwa anaikula. Huwa anaonekana ama huwa anasemekana kwamba anaheshimu. Ama huwa nasemekana kwamba anaheshimu mila zetu na disu zetu. Na pia unapo zikubali kuwa inaonekana kwamba wewe wewe ni mtu wa maana. Na wewe ni mtu ambaye hakona heshima sana. Na ni mtu ambaye labda hako tu na heshima na tabia nzuri. Kwa sababu kuna wale watu ambao labda wanaeza ona kwamba hiyo si chakula mzuri. Na sa zingine watu kama hao labda wanaeza toa ile sura ambayo sio nzuri. Ama labda ionyeshe kwamba akona jambo mbaya na akona kitu ambacho labda haisaidii sana. Na kivyangu watu wengi kwao wako tu na iyo uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo wanazifanya. Ama vitu zote ambazo wanajishugulisha nayo katika jamii ni vitu mazuri na pia vitu ambazo zinatupa uwezo. Vitu ambazo zinatupa uwezo ya kufurahia na vitu ambazo zinatupa nafasi ya kuhisi tu vizuri, kuhisi vizuri kimwili yetu na kusikia vizuri katika maisha yetu. Na haya yote yanapatokea, hua inatupa nafasj ya kufurahia maisha yetu. Na kuweza kufurahia mila zetu na desturi. Na hiyo ndio huwa ni jambo la kwanza na jambo la maana sana katika maisha. Na unapo jua haya yote, unafaa uelewe kwamba ni muhimu kukubali na kuheshimu mila na desturi ya watu wengine. Sababu hiyo hizo ndiyo vitu ambazo huwaze na hutupa uwezo ya kukwana fikra mzuri. Na kukwana hile tu akili mzuri ya kujisaidia na kukwana jinsi ambayo tunelakua watu wa mana katika jamii.

Apo kwa hiyo swali, naezasema kwamba mimi kivyangu, ningekuwa na uwezo ningependa tu kusimamia. Na ningependa kusimamia na sio kusimamiwa. Pia naeza ongeza kwamba mimi kivyangu ni muhimu sana kwangu kwa sababu wakati ninapo simamia kitu, huwa naona kwamba huwa napeana yangu yote. Huwa natia bidii sana. Na huwa nahakikisha tu kwamba zile vitu zote ambazo nazifanya yaeze kuenda vizuri. Na hiyo ndio jambo mbayo huwa inanipa wakati mwema. Pia naezaongeza kwamba unapoweza kusimamia ina maana kwamba wewe pia umeweza kufanya kazi kwa bidii. Na umeweza kuheshimiwa. Na hiyo ndio jambo ambayo labda saa ziingine ama mara mingi. Huwa naeza taka katika maisha. Naeza taka tu kupata ile heshima na uwezo ya kuambiwa kwamba nimefanya kazi nzuri ama kuambiwa tu kwamba wewe tunakuamini na hii kazi na hii kazi. Sasa utatusaidia kusimamia watu wengine hivi na kuhakikisha kwamba umeweza kumaliza kila kitu. Na saa zingine mimi kivyangu vile ambavyo nilisomea ile kusimamia kazi nikiwa shuleni, hiyo itanipa uwezo sana ya kujiendelesha pia kimasomo, kimawazo na kikazi. Nasema hivo kwa sababu, ninaposimamia watu, nitakuwa natumia yale mafunzo yote ambayo nilipata kwenye shuleni na kuhakikisha kwamba nimeweza kupea kila mtu uwezo ya kufanya jambo la maana. Na nitakuwa nimeweza kupewa ile thibitisho na sio shule tu ile thibitisho ya kikazi kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo nafanya ni za maana na zinaeza changia pakubwa. Katika kuhakikisha kwamba vitu zote ambazo labda nafanya hapo ni zile za kusaidia ile kampuni ambayo labda nafanyia kazi kuhakikisha kwamba wamefikisha yale malengo yao ya kila mwaka, au malengo yao ya kila wiki na kila mwezi. Na unapo simamia ina maana kwamba hata wewe pia uko na tabia nzuri na tabia ambayo yanakubaliwa ama yanaruhusiwa sana ama yanaheshimiwa na kampuni na hiyo pia itaonyesha kwamba mimi binafsi nikona tajiriba ya juu kwa hiyo kazi na hiyo ndo jambo ambayo mimi huwa inanipa furaha na inaezanipa wakati mwema sana. Sasa pia naeza ongeza kusema, pale ninapo simamia kazi, huwa naona kwamba nimeweza kujikaza pia na nimeweza kufanya juhudi zangu zote ya kuhakikisha kwamba hata wale watu ambao wako chini yangu, wameweza kupata nafasi nzuri na wameweza tu kuelewa kwamba ni muhimu. Ni muhimu kwa kila mtu kujua kwamba kuna vitu ambazo tunaezafanya na kuna vitu ambazo tunafaa kuweza kupatiwa kufanya ili tuwe na wakati mwema ama tuwe na uwezo ya kukamilisha jambo fulani na fulani. Kwa wakati fulani na fulani na hiyo ndo jambo ambayo huwa inanipa nafasi nzuri ama wakati mwema ya mafikra na wakati mwema ya kuhakikisha kwamba vitu zote ninazo jishughulisha nayo ya meenda vyema. Na kivyangu hakuna mtu yoteyote ambaye haeizitaka kusimamia. Pale ambapo unaeza pewa hiyo nafasi ya kusimamia utapata kwamba hata wewe binafsi unafurahia na unaoana kwamba uko tu na wakati rahisi ya kuweza kukamilisha haya yote na hiyo ndiyo jambo ambayo hua inafaa. Kuna wakati fulani unapokosa kufanya haya yote utapata kwamba huna furaha na uko tu na wakati mgumu. Na hiyo maramingi huwa inaeza letwa na zile vitu ambazo tunaezajihusisha nazo katika kazi ama katika vitu zingine na hiyo sio jambo nzuri. Sasa unafaa tu ukue tu na tabia nzuri na uweze kuelewa kazi yako. Sababu hiyo ndyoi itatu kupeleka mbali na itahakikisha kwamba umefanya jambo moja na ingine kwa njia nzuri.

Naam asante sana kwa hiyo swali nzuri. Naeza sema kwamba mimi binafsi ningependa kujifunza kifaransa. Sababu, saa hii ni kwa muda sana ambayo nimekua nikijiambia nafaa ni jifunze kifaransa. Na saa zingine ninapoangalia nyuma huwa naona nikijifunza kifaransa. Naeza kuwa mtu wa maana na itanisaidia kukua mtu mzuri. Na itanisaidia kukua tu na mafikra mazuri. Na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi kivyangu naeza penda sana katika maisha yangu. Sasa naezaongeza kwamba kifaransa mimi kivyangu itanipa ile uwezo ya kuwa tu mtu ambaye anezaongea lugha mingi. Na kukua ule mtu ambaye anezaenda afanye jambo moja au nyingine. Kwa mahala popote pa dunia ambapo wanaongea kifaransa huku pia mimi naongea kiingereza vizuri sana. Sasa ninapojua kifaransa na kiingereza. Sisi sitakuwa na wasiwasi wowote. Lakini nitakuwa na wakati mzuri, wakati rahisi ya kuweza kuelewa kwamba vitu vyote ambazo nazifanya zitakuwa ni vitu mzuri. Na zitakuwa ni vitu ambavyo labda inanipea uwezo ama tu ile nafasi nafasi ya kukamilisha jambo moja au nyingine sababu hiyo ndiyo jambo ambayo mimi kivyangu. Itanipa nafasi mzuri ama tu ile tajriba ya kufurahia na kusikia vizuri kwa mwili yangu. Pia naeza ongeza kwamba kuelewa kifaransa mimi kivyangu itanipea nafasi nzuri ya kuweza kujielewa tu kwa njia moja au nyingine. Na kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo labda na najihusisha nazo yameweza kuenda kuwa mazuri. Na hiyo ndio jambo ambayo mimi kivyangu itanipa furaha sana. Pia naezaongezea na kusema kwamba, ninapofanya haya yote, nitakuwa nazifanya ili niwe mtu mzuri, mtu wa maana kwenye jamii, na niwe tu mtu ambaye labda atajikaza, atajikaza kimaisha, na ataweza kujiendelesha pia kuhakikisha kwamba tu vitu zake ama vitu zangu, yameweza kuendelea vizuri na yameweza kutatuliwa kwa njia moja au nyingine. Na hiyo yote ndiyo itanipa uwezo ya kukua mtu ambaye ni mtu ambaye labda ako na heshima vizuri na itanifunza kukua mtu ambaye niko tu na uwezo ya kufanya jambo moja au nyingine. Kwa sababu haya yote yanapotokea, tunafaa tuwe tunajua kwamba tunaweza ongea jambo lolote, tunaweza elewana na wale watu ambao wako kando yetu. Na tunaweza elewana na kila mtu ambaye labda anawezakuwa anataka kutuonyesha kitu ama kutufunza kitu kwa njia moja au nyingine. Sasa mimi kivyangu naweza ongeza kwamba unapojifunza lugha tofauti tofauti utakuwa na ile nafasi ya kuhakikisha kwamba labda umefanya jambo moja au lingine. Na kufanya hayo itanipa uwezo tu ya kukua kuweza kufanya kazi popote. Na kuweza kuenda na kuzungumza na watu tofauti tofauti kuhusiana na majambo ama vitu tofauti, ambayo hiyo pia inachangia pakubwa katika vitu zote ambazo tunafanya ama vitu zote ambazo tunaweza taka kuzikamilisha. Na hayo tunapoangalia, tunaweza jishukuru ama tunaweza jipea tu nafasi ya kufikiria na kuona kwamba angalau tunajikaza kwa jambo moja ama tunajiskuma sana kwa jambo zingine. Na kwa watu wengi, watu wengi wataona kwamba kujikaza na kujiskuma hivo ndio kitu mzuri na ni kitu ambacho kinatupa nafasi ya kujielewa vyema na kushukuru tu wale watu wote ambao wanachangia pakubwa katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo ndio jambo ambayo watu huwa wanapenda na huwa inawezatupea nafasi mwema ya kukua na mafikira mazuri na kwa kikisha kwamba yale yote ambayo tunafanya ni mazuri na ni yale ambayo yatatusaidia. Na pia naeza ongeza kwamba unapojifunza lugha tofauti hata we pia utaweza kujifurahisha na kusikia vizuri kwa sababu hiyo ndio jambu lamana sana katika maisha. Asanti-sana.

Naam, asante sana kwa hayo. Naeza sema kwamba kivyangu kupali kwenye kazini. Nimeeza kupata mafanikio katha wa katha. Na moja wapo tu ni ile muhimu sana. Ni kuamba nimeeza kuhakikisha kwamba vitu nimeeza kuhakikisha kwamba nimetia bidii. Na nimeeza kujikaza. Na nimefanya jambo moja au lingine. Kwa njia ambayo inanipa uwezo. Na uwezo wa kujaribu kuhakisha kwamba nimepata cheo nzuri. Na nimeeza tu kujiendelesha pia kimaisha. Na hiyo ndio huwa ni jambo nzuri, jambo muhimu kwa kila mtu kwa maisha. Sababu inatupa uwezo. Sababu inatupa uwezo ya kuangalia na kukua makini katika kazi yetu ya kila siku. Na hiyo ndio kitu ambacho maramingi huwa inatufuraisha na inahikikisha kwamba tu tumepata nafasi mzuri, labda ya kujiendelesha kikazi. Na kuhakikisha kwamba, tumeeza tu kukuwa watu wa maana, pale kwenye, pale ambapo tunafanya kazi. Watu wengi sikuhizi, huwa wanaona kwamba, wakitia bidii kazini. Ama wakitia bidii kazini, wanafaa walipwe sana, na hiyo huwa si jambo nzuri. Na wakati mwingine ni muhimu tu kuelewa kwamba unafaa utie bidii kazini na ndivyo uteza kuelewa maneno mengi na pia saa zingine uteza kubaatika na upate kufanya kazi nzuri, kazi njema na kwa muda utapata kwamba we binafsi umeeza kupata kazi ama kupata cheo ambayo labda ulikuwa unakitafuta na hiyo ndo jambo la maana. Sasa wakati mwingine pia ni muhimu tu kushukuru kwamba umeeza kutenda jambo moja au lingine na inakupa uwezo ya kuhakikisha kwamba umeeza kukamilisha hii na hile na hii haya yote yanapo ongezwa wakati fulani. Utapata kwamba umeeza kuongezwa kicheo na umeeza tu kubahatika wakati ambapo inafaa Na utakua umepata cheo ambacho unatafuta ama utakua umepata zile vitu zote ambazo labda zinaeza kupea nafasi mzuri katika maisha Na naeza ongeza kwamba mimi fanikio moja ambayo nilieza kupata ni kwamba nilikuwa natia bidii sana kazini. Hata nilipo kuwa napuwa maelekezo, nilipo kuwa napuwa maelekezo pale kwenye kazini, nilikuwa naona ile umuhimu ya kuhakisha tu kuamba, umuhimu ya kuwakisha tu kuamba nimefanya kila kitu kwa roo moja, roo mzuri, na hiyo ilikuwa inaniskuma sana, na kuwakisha nimetia bidii sana katika maisha. Na unapotia bidii katika maisha pia saa zingine, uteza kupata kwamba kuna zile vitu ambazo labda unafaa ukue unazingatia, unafanya. Na hiyo, ndizo saa zingine huwa yanaeza kuwa ni magumu sana kwa watu wengine. Sasa haya yanapotokea, utapata kwamba, ukona matatizo, ama ukona shida fulani, ama pia unapata tu ukona uchovu ya kukamilisha jambo moja au lingine. Na hiyo huwa ni jambo ngumu sana kwa watu wengine. Sasa kila mtu anafaa yawe tu makini. Anafaa atie tu bidii kwa maisha. Na akikishi kwamba wanapo pewa maelekezo yote kazini waeze kuhakikisha kwamba wamefanya wametia bidii. Wametia bidii na wamefanya kuelewana sana. Na kushukuru sana katika maisha hiyo ndo jambo la maana. Pia naeza ongezea kwamba ni muhimu pia kuwakikisha kwamba hata unapofanya jambo unafaa uwe tu umeelewa kwamba umelewa kwamba kuna yale vitu ambazo ni muhimu. Na zile vitu ambazo zita changia pakubwa katika maisha yako ya mbeleni. Na hufai kuwa unaogopa ama kutozifanya. Asante sana.

Naam, hiyo ni swali nzuri sana. Mimi kivyangu naweza sema kwamba mimi huwa naweza ama nimebahatikiwa kukuwa na mambo mengi ambayo mimi huwa naweza kufanya wakati wa baridi. Wakati wa msimu wa baridi. Na mojawapo ya hizo huwa naweza kaa na familia saa zingine ama pia saa zingine naweza tu kutoka kwa nyumba na kwenda kufanya mambo mengine. Na kwa kwanza wakati wa baridi sana huwa najipata kwamba nimeenda kuendesha hata baiskeli ama kukimbia kwa sababu ninapofanya mazoezi huwa naona mwili yangu iko sawa na naelewa kwamba hiyo ndiyo jambo ambayo watu wengi wanaweza taka ilhali siyo kila mtu huwa anaweza hivyo. Watu wengi huwa wanaona kwamba ni muhimu tu waweze kulala na hiyo huwa inaweza wasukuma waweze kukuwa wavivu na hiyo siyo jambo nzuri. Unapopata nafasi, unafaa angalau ujaribu uone kama unaweza tia bidii kwa mazoezi. Kwa sababu bila mazoezi, sisi huwa tunapata wakati mgumu sana na maisha na hiyo ni jambo ngumu sana na jambo ambayo labda saa zingine inaweza fanya maisha yetu yawe magumu na hiyo yawe magumu kwa kiafya ama kwa pia hata kimafikira. Unajua pahali ambapo unafanya jambo na unapata matatizo kidogo kama kufikiria utapata kwamba uko na tatizo moja au nyingine ama pia utaona tu kwamba yale unayojaribu kuyatetea ni magumu ama pia yale ambayo unajaribu kujihusisha nazo saa zingine huwa ni ni jambo ngumu sana. Sasa ninapofanya mazoezi asubuhi ama wakati wowote ule bora kuna baridi huwa napata mwili yangu imehisi vyema na huwa najipata nimesikia vizuri. Na hiyo ndiyo huwa inachangia pakubwa sana katika mimi mwenyewe kuweza kuwa tu na wakati mwema. Na kuweza kuwa tu na mafikira mazuri. Na mtu yeyote anapofanya mazoezi wakati huu wa baridi. Hata misuli zake za mwili huwa yanaweza kuvuja damu vizuri na kusukuma damu katika mwili mzima na pia huwa wanaweza kutoa hali ya baridi sana katika mwili. Na hiyo ndiyo jambo moja muhimu ambayo watu wengi labda huwa wanasahau na saa zingine huwa wanapata kwamba ni ngumu tu kwao. Naweza ongeza pia na kusema ninapokosa kuendesha baiskeli ama kukimbia, huwa najipata kwamba nimepata wakati mgumu sana na na nimekosa tu ile uwezo wa kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo nafanya ni mazuri ama tu ni yale ambazo labda zinanipa wakati mgumu. Ama yananipa, yananikosesha amani kwa kiakili ama hata kimafikira. Sasa pia naweza ongeza ni wazo la kila mtu kwamba aweze kutia bidii ama aweze kuhakikisha kwamba zile vitu zote anazofanya zinamsaidia kwa afya, kwa mafikira na pia kwa kwa tu ile uwezo ya kuona kwamba unafaa kuwa makini katika haya yote ambazo unajaribu kuyafanya kwa sababu hiyo, hizo ndiyo vitu ambazo labda zitatupea wakati mwema ama mafikirio mazuri katika maisha yetu ya kila siku. Na mimi kivyangu, ningependa tu kukuwa na wakati mwema na wakati ambapo hata nikiwa na familia yangu. Niwe tu na uwezo ya kuhakikisha kwamba yale yote ambazo tunazifanya kama familia yaweze kuendelea vyema na yaweze kuwa kwa yaweze kuendelea kwa njia moja au nyingine na tuweze kuwa na upendo na umoja katika na undugu sana katika kazi yetu vitu zetu za kila siku kwa sababu hiyo ndiyo jambo moja muhimu ambayo itatupa nafasi nzuri tu nafasi nzuri ya kufanya haya yote na kuhakikisha kwamba tumebahatika na tumekamilisha kila kitu kwa kimawazo na kimafikira pia asante.

Asante sana kwa hiyo. Naeza sema kwamba kile chumba ambacho mimi nakipenda. Ni ile chumba ambayo chumba ambayo inatupea uwezo. Na inaturahisishia mafikirio. Na ile tu chumba ambayo ni safi. Pia naeza ongeza kwamba naeza shiriki katika chumba ambacho ni kikubwa. Chumba ambacho labda ukiingia unapata tu ile nafasi nzuri ya kuongeza mafikra na pia kile chumba ambacho tunaeza sema haikupi wasi wasi katika maisha yako na hiyo ndio jambo ambayo pia labda saa zingine inaeza nipea tu uwezo ya mafikra mazuri na pia naeza ongeza na kusema ni muhimu kwa kila mtu labda kuelewa kwamba tunapo jihusisha na haya tunafa tu tuweze kuelewa kwamba kila mtu akona zile chumba ama zile mawazo ya chumba ambayo labda inaeza wafurahisha. Na labda inaeza wapa tu wakati mzuri. Sasa haya yote yanapo tokea. Tunafaa tuwe tunaelewa kwamba tunafaa tuwe tunaelewa kwamba kuna vitu ambazo labda zikiwa katika chumba. Zinaeza tupa wasiwasi ama zinaeza tupa furaha. Na kwa mfano mimi mwenyewe. Chumba kinapo kuwa safi. Mimi huwa na furahia. Chumba kinapo kuwa na rangi nyeupe. Mimi huwa nafurahia. Na mimi kivyangu chumbani chumbani kwangu huwa napenda hua naipenda sana sababu huwa huko ndipo mimi hua naeza kuenda kulala. Na hua naeza kuenda tu kupumzika. Na hiyo ndio kitu ambacho sa zingine inanipea uzuri ama wakati mwema katika maisha yangu. Na naeza ongezea kusema kwamba ni muhimu tu kwa kila mtu kuweza kujua. Ni mahali gani kwa chumba ambacho kinaeza kufurahisha. Kina kupa nafasi mzuri ya kufurahia ama kina kupa uwezo ya kukamilisha vitu zako kwa njia moja ama nyingine. Na pia uwezo ya kukua tu na wakati mzuri ama mafikira mazuri. Sana sana kivyangu hua ni pale chumbani mahali ambapo na lala sababu mi huwa nahakikisha kwamba zile vitu zote ambazo nafanya na hua nahakikisha kwamba chumbani kwangu kwa kulala ni nzuri na inanipa tunafasi mzuri ama furaha sana ili nieze kukamilisha vitu aina kadha wakadha. Sasa pia naeza ongeza na kusema kwamba ni muhimu kila mtu aweze kuelewa kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya, tunafaa tuzifanyi wakati ambapo tuko na akili nzuri na kama tumesha pumzika. Na kivyangu chumbani pale pa kupumzika na kulala hiyo ndiyo huwa inanipea uwezo ya kuwa na mafikira mazuri na kuwa tu na wakati mwema sana. Na pia naeza ongeza kusema kwamba kusema kwamba mimi sana sana huweza kupumzika na kulala katika chumbani kwangu na hiyo ndiyo huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha kwamba niko tu na wakati mwema na niko na wakati nzuri huko na nieze tu ku kufurahia maisha na haya yote yaweze kukua ni vitu ambavo labda zinaenda shwari na kwa kila mtu ambaye labda ako na wasiwasi hufai kuwa na wasiwasi sana sana ikikuwa ni chumba pa kulala. Tunafaa tuwe waangalifu na tuhakikishe kwamba vitu zetu zote ziko shwari na zile vitu ambazo tunajaribu kuzipata yawe ni vitu za maana sana. Na tukiongezea haya tunafaa tuhakikishe kwamba zile vitu zote ambazo tunafanya yawe ni muhimu na yawe ni yale ambayo labda zinatusongeshea wakati mzuri. Zinatupa wakati nzuri na zinatupa furaha katika yale yote ambayo tunajieka nazo ama zile vitu zote ambazo tunafikiria. Asante sana.

Naam, mimi saa zingine huwa napenda kupiga picha sana. Naa, hiyo, huwa inalingana nikona nani karibu. Naa ninapo kuwa peke yangu, mimi huwa si mchangamfu wa kupiga picha sana. Naa mimi, huwa naeza, lakini nikiwa na marafiki ambao labda wanapenda kupiga picha. Huwa najaribu nipate muda, nipige nao picha sababu tunapo piga picha, mimi mwenyewe huwa naeza kufurahia, pia sababu hao wakibaki na hizo picha, huwa wanaeza nionyesha wakati fulani na wakati fulani, na hiyo ndo jambo ambayo huwa inanipa tu nafasi nzuri ya mafikra ama nafasi nzuri tu ya kimaisha pia pia naeza ongezea kwamba, marafiki, wanapo kuwa na hizi picha huwa wanazieka kwa stakabali ya labda kuzitumia ama kuzitazama baada ya wakati mwingine ama bada ya miaka ama muda fulani. Na hii inapofanyika utapata tu kwamba ni muhimu, picha sa zingine huwa ni muhimu kwa kila mtu. Kwa sababu inatupa uwezo ya kuona ama kujaribu kupiga hesabu ama kupiga darubini vile ambavyo tulikuwa wakati fulani na jinsi ambavyo labda tuko kwa sasa. Na mimi kivyangu sa zingine nikizitazama zile picha zangu za kitambo, huwa naona kwamba, kuna mabadiliko ambazo nimeanza kukua nayo ya kimwili, hata kiukubwa na labda tuu hata kisura na saa zingine ninapoangalia, huwa naona kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kuweza kukua na zile picha ambazo amejiekea na zile picha ambazo labda anaezataka kuziangalia bada ya muda fulani ama baada ya wakati fulani, sababu hizo zote huwa zinachangia katika ile uwezo yetu ya kufanya mambo jambo fulani na fulani ama kujikaza katika vitu fulani za maisha ama vitu zingine tu zile ambazo zinatupa furaha na mimi siku hizi huwa nazingatia kwamba picha ni jambo moja muhimu sana katika maisha yetu, na ni jambo ambayo tunafaa tuhakikiishe kwamba tumeweza kuziangalia saa zingine ama tumeweza kuzifuatilia. Na hiyo tu ndio kitu ambacho pia saa zingine inaezakupa ile uwezo ama tu bahati wakati ambapo labda unataka kujua jambo ama wakati ambapo labda ungetaka kujua jinsi jinsi hataa, zile vitu ambazo ulifanya kitambo zinaendelea. Sasa kivyangu, pia nikieza kutazama labda zile picha ambazo tulipiga kitambo na marafiki kama bado niko shuleni, naeza sema zilkua picha nzuri na kwa wakati huu, angalau sa zingine naeza kumbuka marafiki ambao labda niliwasahau wakati fulani na, ni kutokana na hizo picha ndizo, nimeweza kuzi, kuzitazama, kuziangalia na zinanipa furaha tu katika maisha yangu pia. Pia naeza ongeza kwamba mapicha huwa ni muhimu sana na ukiangalia hizo picha utaeza kuwa na wakati mzuri na utaeza tu kufurahia pia sana na hiyo ndio kazi kazi moja kubwa ya hizi mapicha, sababu zitatupaa, zitatupa nafasi mwafaka ya kujifunza mambo mengi ama kujikumbusha tu vitu ambazo zilitokea katika maisha yetu ama vitu ambazo labda zimeweza kutokea wakati fulani na fulani na hiyo ndio jambo la maana, sasa hata wale watu ambao hawapendi kupiga picha wanafaa wajikaze wajaribu kuzipiga mara moja au mara nyingine, na hiyo ndio jambo ambayo pia labda sa zingine inaeza tupa furaha kimaisha na mimi, mimi pia naeza sema kwamba, ni muhimu, kuelewa haya yote. Sababu bila picha sisi wenyewe binadamu, hatutajua kwamba ni vitu gani yalitokea wakati fulani na hiyo inaeza kuwa ni tatizo sana katika maisha yetu na hii yote tunaeza jaribu kuziunda vizuri kwa kutumia picha. Sababu hiyo ndio jambo nzuri, asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Asubuhi ninapo amka mara mingi mimi huwa najipata kwamba nimefanya jambo moja na lingine na hiyo huwa inanifurahisha sana. Na ninapo amka, mimi huwa na amka karibu saa moja ama saa kumi na mbili asubuhi. Kwa sababu mimi usingizi yangu huwa inakuwa imeisha kwa wakati huo. Na kivyangu huwa najikaza sana, nisieze kulala sana ama nisieze kufanya mambo mengi sana kwenye hapo kabla niamke sababu hizo zote huwa inachangia pakubwa katika maisha yangu. Na pia saa zingine inaeza fanya kwamba nikose kuwa mtu mchangamfu. Ama nikose kuwa mtu ambaye anatia bidii. Na hiyo yote huwa mara mingi inanipea wasi wasi. Sasa ninapopata nafasi mzuri ya kwamka huwa nahakikisha kwamba nimeamka na nimefanya jambo moja ama mbili ambayo pia itachangia katika mimi kuwa na wakati mzuri. Na itachangia katika mimi kukua tu na furaha kwa siku mzima. Na ninapoamka kitu ya kwanza mimi kabisa huwa nafanya ni kuhakikisha kwamba nimeeza tu kuomba. Na nimeeza kupiga magoti na kuswali hiyo kuswali huwa nafurahia kwa sababu inanirudishia uwezo ama inanipea tu nafasi nzuri ya kukuwa na mafikra mazuri na kukuwa nafasi nzuri ya kujiongelesha pia. Na kueza tu kuelewa kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kurudisha shukrani kwa mwenyezi mungu. Sababu ni yeye alieza kutufunza ama ni yeye alitupea uwezo ya kuishi kwa muda huu. Na kama bado niko mzima huwa naeza kurudishia mungu shukrani. Kwa sababu ni kutokana na hekima yake ndivyo bado naishi. Na ndivyo bado napata nafasi mzuri ya maisha yangu. Na pili, nitaongeza kwamba asubuhi nilieza kuamka tu na nikaeza kukuynwa chai ya maziwa. Na nilieza kukuynwa chai na mayai na ndazi. Na hiyo ilinipa furaha sana, ilinifurahisha. Nilieza kusikia vizuri kwasababu nilieza kushiba na ikanipa wakati mwema ya kufanya mambo zangu. Na kufikiria tu jinsi ambavyo labda naeza jiendelesha pia kimaisha na naeza fanya jambo moja au lingine. Ili kuhakikisha kwamba nimefurahishwa na nimekuwa mtu wa maana kwenye jamii kwa siku hii ya leo. Sasa tena mara mingi ninapoamka huwa nahakikisha kwanza nimeeza kuosha uso pia na nimepiga mswaki na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanifurahisha sana katika maisha yangu ya asubuhi. Na naezaongeza kwamba sio kila siku mimi huwa nakula chakula cha asubuhi. Na mara mingi ninapo kula chakula cha asubuhi huwa naeza tu kukuwa na wakati mzuri. Na huwa naeza tu kufurahia hata ninapoenda pale shuleni. Pale kazini baada ya kupeleka watoto shuleni. Na hiyo huwa inanipa furaha sana. Hakuna haja upeleke watoto shuleni kama hawajaeza kukula kitu. Na hiyo huwa ni jambo ngumu sana. Pia naeza ongezea kwamba unapo amka ni vizuri kuelewa kwamba vitu zote ambazo labda unafanya ni muhimu na labda zitachangia pakubwa katika maisha yako kwa njia moja au nyingine na tunafaa kuwa waangalifu sana. Na kazini mimi mara mingi huwa naenda kwa kutumia gari na pia hiyo ninapofika baada kutumia gari huwa nahisi kwamba niko salama na niko na nguvu ya kutosha na naezafanya mambo mengi ama mambo kadha wa kadha ili kufurahia tu wakati ambapo niko huko na kusikia vizuri sana. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipa uwezo ya kukua na wakati mwema. Asante sana.

Asante sana kwa hiyo swali. Naezasema kwamba mimi hua nafuata vipindi kadha wa kadha ya televisheni. Sababu hizo vipindi hua zinanipa uwezo ama hua zinanipa tu furaha ya kufanya jambo moja au lingine. Pahali ambapo nafuata hizi vipindi hua najipata tu kwamba nimeweza kufurahia. Nimeweza kuelewa jambo moja au nyingine kutokana nazo. Na hiyo huwa inanipa nafasi nzuri ya kujaribu pia kuangalia maisha yangu. Na kuweza tu kuelewa namna ambavyo maisha inaendelea na hiyo ndio jambo nzuri. Sazingine hizi vipindi huwa zinatupa uwezo ya kuhakikisha kwamba zile vitu zote ambazo labda tunajihusisha nazo ni mazuri. Na zile vitu zote mbazo labda tungetaka kuyapata kwa maisha ni mazuri sana. Sasa mimi kivyangu ni muhimu kwangu kueza kuelewa kwamba kueza kuelewa kwamba ni muhimu kwangu kueza kuelewa kwamba tunafaa tuwe makini kwa yale yote ambayo labda tunajaribu kuyafanya. Na zile vitu zote ambazo labda yanezachangia sisi tuwe jinsi tulivyo katika maisha. Kwa sababu bila hayo sisi wenyewe labda hata hatutakuwa tunajielewa vizuri. Ama kujielewa vyema na hiyo sio jambo nzuri. Pia naeza ongezea kwamba ni muhimu kwa kila mtu kujua ni mambo kama gani na gani ambazo zinaeza changia sisi kuweza kujifunza tu kukuwa watu wazima ama watu wa maana kwenye jamii. Na haya yote huwa mara mingi huwa zinachangiwa na zile vitu ambazo tunafanya. Ama vitu ambazo zinaeza tufanya tuwe watu ambao labda hatufikiri. Ama watu ambao tunonaona matatizo kwa njia moja au nyingine. Na hiyo huwa ni jambo moja ngumu. Hua inaeza kuwa ni jambo moja ngumu. Ama jambo moja ambayo inaeza tupa tu wakati mgumu na maisha yetu. Na inaeza tupa, ineza tupea wakati mgumu sana na vitu ambazo labda tunajaribu kufanya. Pia, inaaezaongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu. Kuweza tu kuelewa kwamba tunaeza kuweza kuelewa kwamba tunapo fuata hizi vipindi za televisheni ni sisi wenyewe tunafaa tu hakikishe kwamba zile vitu zote ambazo tumejifunza huko. Tunafaa tu hakikishe kwamba vitu zote ambazo labda tulijifunza ama tumeona kwenye hizo kipindi. Tumeweza kuzifuatilia kwa njia moja au nyingine. Borake tu ni vitu ambazo ni muhimu katika maisha yetu ama ni vitu ambazo labda zinaeza changia sisi kukuwa watu werevu ama watu wa maana kwenye kwenye mazingira yetu ya nyumbani. Na haya yote maramingi huwa zinaletwa na zile mafikra ama zile vitu ambazo labda tungetaka kufanya katika maisha. Ama tungeweza kukamilisha katika maisha yetu. Na pia naezongeza kwamba sio kila kipindi ambacho tunafuata kwenye televisheni ni mzuri. Sazingine kuna hizi vipindi ambazo zineza kufanya tu, zinaeza kufanya uwe na wakati mgumu na unapo zitazama utajipata kwamba unateseka kidogo kimafikra ama zinakuaribu tu kwa mafikra zako na hiyo siyo jambo nzuri sana. Sasa mimi maramingi hua najipata kwamba sifuatili zote na kama kipindi haina elimu ama jinsi ambavyo unaeza jielimisha kwa mfano hua sifuatili kwa sana sababu hua naona ni kama naharibu muda wangu na hiyo siyo jambo nzuri ambayo inanifurahisha sana kimaisha. Na hayo mimi hua naeza kukua mwangalifu sana sababu sipendi kuharibu muda wangu kwa kitu ambacho labda haitanisaidia kwa wakati huo. Sababu hiyo sio jambo nzuri na sana sana hua napenda tu kukua na wakati mzuri na hiyo ndio hua nahakikisha nimepata.

Naam, asante sana kwa hiyo. Hiyo ni kitu ambacho kina nifurahisha. Mimi mwenyewe naweza sema kwamba napenda napenda kucheza mchezo wa ubao. Na pia hiyo niliweza kuhakikishiwa kwamba ni mchezo mzuri. Na niliweza kuona watu wakicheza na hiyo ilinipa furaha tu. Na naweza sema kwamba mchezo wa ubao huwa inakuja na watu wengi sana bado huwa hawaipendi ama hawaijui. Acha nitasema kwamba watu wengi bado hawaijui. Na wanapoijua huwa wanapata kwamba wa kutu wanapata tu ile nafasi nzuri ya kuendelea kuicheza kuitazama. Na hiyo ndiyo jambo ambayo saa zingine huwa inatupa tu nafasi nzuri. Na inatuakikishia kwamba tukona wakati mwema na tuko na furaha. Na hiyo ndiyo jambo ambayo ni muhimu. Sasa tunapokaa pale tuna cheza ubao hua napata kwamba nimekaa na marafiki. Na nimeweza kujifunza jambo moja au lingine. Na hiyo huwa ni jambo nzuri sana katika maisha yangu. Naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba zile mchezo zote ambazo labda wana jihusisha nazo wanapata nafasi nzuri na wanapata kujielewa nayo. Sio lazima mtu acheze mchezo ya ubao, lakini pia ni vizuri watu waelewe kwamba mchezo huu ni mzuri, mchezo huu inaweza kua moja wapo ya mbinu ambazo tunaweza tumia kujielewa vizuri. Na mchezo huu inaweza tupa uwezo ya kuhakikisha tu kwamba sisi wenyewe tumeweza kupata nafasi nzuri. Ama tumeweza kuwa tu na wakati mwema ya kuhakikisha kwamba maisha yetu inakua mazuri. Na vitu ambavyo tunajaribu kuzifanya ziwe zile ambazo zinatupa uwezo wakua na mafikra mazuri. Sababu unapo kua na mafikra mazuri inamaana kwamba hata nawe pia utaweza kuhisi vizuri kimwili na utaweza tu kusikia ni kwamba maisha yako yote labda inaendelea vyema na hiyo ndio jambo la maana sana katika maisha. Sasa mimi ki vyangu pia hua nakikisha kwamba zile mchezo zote ambazo najihusisha nazo ni yale ambayo labda inanipa uwezo wakuhisi tu kwamba naendelea vizuri kimaisha ama niko na uwezo ya kufanya jambo moja na au lingine. Na ni haya ambayo pia saa zingine hua ina changia sana mimi mwenyewe kujifurahisha na kukua na wakati mwema na marafiki wangu mimi pia ni rafiki yangu tu aliweza tu kuniingisha katika mchezo huu na hiyo ilinipa nafasi nzuri pia ya kueza kumujua vizuri sana katika maisha yake. Na kivyangu naweza ongeza kwamba michezo ya ubao ilinipea tu uwezo ya kujijua na kujua mambo mengine pia. Na kuona tu jinsi ambavyo labda undugu inawezakuwa ni jambo la maana na inaweza tupa, inaweeza tupeleka mahali ambapo sisi wote tunasaidika na sisi wote tunafurahia kimaisha. Na hiyo mchezo nitasema kwamba pia imeni pea uwezo ya kukutana watu tofauti katika jamii na watu ambao pia labda wanaona umuhimu ama zile wanaona yale uwezo ambazo tunaweza zipata kutokana huo mchezo na hio ndio maana tunapata nafasi nzuri ama uwezo wa kujiendeleza pia kama jamii na jinsi ambavyo tu tu tunaweza tia bidii katika shughuli zetu tuna katika kuhakikisha kwamba watoto wamepata nafuu shuleni na wameweza kujiendelesha kima fikira na kiakili. Na pia ile kukua tu na nguvu ya kufanya mambo mengi na kufanya mazoezi kabla kabla kazi ama kabla kucheza mchezo huo huwa ni jambo nzuri sana. Na hiyo huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha kwamba nimekua mtu wa maana na nimejiendelesha pia kimaisha asante sana.